Filamu ninayoipenda sana ni filmu ya action na sana sana the western action movies Ninapenda vile ziko na fiction mingi Napenda vile graphics zao ni so developed ziko yani ziko mzuli ni mzuli sana na huwa ninaona filamu hizo karibu kila siku kila siku jioni Nikitokea kazi, ninapumzika tu, Ninaona hizo filamu, kujibuludisha, kujifurahisha tu ili inapunguza, inatuliza tu mawazo kutoka kwa mchana wa matukio mingi mingi So inatuliza tu mawazo, nikiona filamu Pia mara zingine utanipata nikiona filamu za comedy Kwa sababu ninapenda kucheka na huwa ya hufurahisha na unapocheka mawazo inatulia Una ona comedy movies na pia hizo ni zile za western movies sana sana hizi countries zingine kama the eastern movies Mara mingi movie zao haziongei kizungu Zinaongea lugha tafauti yenye si kizungu na inakuwa ngumu kwangu kuelewa iyo lugha yao So ndo mara mingi si prifai kuona hizo movie Nilianza kupata hamu ya kuoana filamu nikiwa tu mdogo ya ku juu mimi ni mtu wakupenda kukaa ndani ya nyumba So nikapenda kuanza kuona filamu kama jinsi ya kunifurahisha ya kuni entertain na kuto nimekuwa tu nikiwatch filamu nikiwa mkubwa na nimependa iyo mazoea Kwa sababu ina niepusha na maneno yenye si ya maneno mbaya mbaya ya kujiunga na vijana ama na genge huko mtaani So ninaenda tu kuona movie Yaani, mimi ningependa, huwa ninarudia movie sana sana, niki ninapoziona, ikinifurahisha Naeza chukua siku kadhaa, anzia tena, ninarudi, naiona mara ya pili Kwa sababu huwa siboeki kuona filamu yenye filamu mzuri yenye ikona ikona story mzuri pia, story inayefurahisha, story inayekuburudisha So naeza ona filamu moja marw kadhaa, niki kwa siku Ama kwa kufta muda, nikishakosa kosa kitu ingine ya kuona, ninarudia Pia ninapenda filamu ya animation, cartoon ninapenda sana kuona cartoon na ninaona na familia Kwa sababu ni movie unaeza ona na familia. Si chafu, ni mzuri tu So hata hiyo cartoon pia ninaona na familia na ninafurahia, tunafurahia, tunapoina kama familia na inatuburudisha pia.

Nina mazoea kadhaa, ninayofanya kila siku Mojawapo ni kutazama filamu, ingine ni kusoma sura mbili ama tatu ya kitabu. Na pia, ninasoma bibilia kila siku asubuhi, sura mbili. Mazoea mengini ni kusikiza muziki asubuhi ninapojitayarisha. So mimi huamka asubuhi, thenashara, saa kumi na mbili. Na kabla nitoke kwa kitanda, ninakuwa na muda kidogo wakufikiria. Wakufikiria kimawazo, kujipanga, nitakavyofanya, vitu nitakavyofanya hiyo siku Nitakaa kwa kitanda kwa muda kama wa dakika thelathini Itakapofika saa kumi na mbili na nusu, naamka. Ninasoma sura moja ama mbili ya bibilia Alafu pia ninaomba. Alafu sasa ninaweka muziki wa kumsifu wa muziki ya gospel. Ninapoanza kujitayarisha, kutayarisha kiamsha kinywa Ninapika chai, ninapika kama mandazi ama chapati Alafu, ninaanza kujitayarisha, napasa nguo nitakazoenda nazo kazi Ninajiandaa, naenda bafu, ninashower. Nakuja najitayarisha halafu naenda kazi kazi nimezoea ikifika saa ya lunch saa sita, huwa mara mingi huwa siendi kula lunch. Nachukua kitabu nasoma sura mbili ama tatu ya hicho kitabu. Narudi Narudi kazi saa nane. Ninafanya kazi hadi saa kumi na nusu, nikichelewa sana saa kumi na moja. Saa kumi na moja naelekea nyumbani. Nikilekea nyumbani napitia sokoni kununua vitu vya kutayarisha chakula ya jioni naenda nyumbani. Nikifika nyumbani kitu ya kwanza nafanya, kwanza ninatulia, naenda bafu, naoga alafu nakuja natulia. Naona filamu kwa muda wa lisali moja ama moja na nusu Nikimaliza sasa naanza kujitayarisha mambo ya kupika chakula cha jioni Natayarisha chakula hadi kwa muda wa saa kama saa moja. Baada ya hiyo Ninakula chakula, naosha nyumba, naosha vyombo. Alafu sasa ninaenda natulia kwa kitanda Nafikiria kuhusu siku ilivyokuwa. Na vitu ninavyostaili kubadilisha. Alafu baada ya hapo hasaa nina ninashukuru Maulana, na naanza kulala.

Ndiyo, nimeenda maonyesho ya sanaa mara kadhaa, na mara mingi ni wakati nilikuwa shule shuleni, katika shule ya upili, mwaka wa tatu na wa nne, tulikua tunaenda kuona vionyesho ya sanaa ya vitabu, tulichokua tunasoma wakati huo, vitabu za kiingereza na vitabu za kiswahili, na tulienda, kwa sababu hizo vitabu ndio tulikua tunafanya wakati wa mtihani So tulienda kuona maonyesho wa sanaa mara mingi sana karibu kwa muhula tulikua tunaenda mara kama tatu So kwa mwaka tulikua tunaenda kuona maonyesho hayo mara kama tisa hivi huko Kwa mwaka wa tatu na wanne nilifanya hivyo na nikapenda maonyesho hayo So baada ya kumaliza shule ya upili nilikuwa mara moja moja Nikishtukia kuna maonyesho ya kitabu nachokipenda Nitatafuta namna nitakavyoenda kuona hiyo maonyesho na hiyo maonyesho pia yako na umuhimu mingi kutoka kwa kutumbuiza hiyo ndiyo muhimu wa kwanza Inakutumbuiza, inafanya utulie inafanya ufurahie umuhimu wa pili ni maonyesho hayo ina pia mafunzo mengi ndani yake ukienda unaona vile hawa vile kitabu hicho kiko unapata mafunzo mafunzo ya maisha vile unastahili kuishi vile unastahili kufanya katika maisha yako na na pia mafunzo mengi humo ndani na pia ni ni njia mzuri ya kupitisha wakati ni njia mzuri ya kupitisha wakati Kwa sababu inakuepusha kufanya vitu visivyo kuwa na maana kama kuenda kutumia ulaguzi wa dawa za kulevya ama kujiunga na marafiki wabaya kupoteza muda wako ukifanya vitu visivyo ya maana So maonyesho hawa ya sanaa yamekua ya muhimu maishani mwangu na kila wakati ninapopata sana sana ni pesa ya kulipa maonyesho hayo ukipata pesa ya kulipa maonyesho hayo Naweza enda mara moja kwa mwezi Ikipatikana lakini nisipopata Ninaenda mara mbili ama naenda mara moja kwa miezi mbili fedha ikikuwa inaleta shida kidogo na pia wakati nikipata wakati pia wakati wa mwisho wa wiki kama jumamosi na jumapili huo ndio wakati mwingi niko ninapata muda muda wangu peke yangu so natumia huyo muda naenda kuona maonyesho hayo na yanakuwa ya muhimu yananitumbuiza na pia ninafurahia najienjoy tu.

Ushauri ningependa kumpa mtu anayeanza kazi mpya kama hajaifanya hiyo kazi wa hana uzoefu wa kazi hiyo ama pia anauzuefu wa kazi hiyo Lakini ameanza kufanya kazi pahala pengine Kuli kuna ametoka pa pahali pamoja anafanya kazi pahala pengine So ushauri wa kwanza ni wa mtu anahaanza kazi mara ya kwanza hajafanya kazi hana uzoefu wa kazi hiyo ni vizuri sana kwa mtu huo kutafuta mtu wa kumwelekeza na kutafuta mtu wa kumfunza Kwa kizungu tunamuita mentor Tafute mtu atakayemfunza jinsi ya kufanya kazi hiyo mtu atakae tembea naye katika safari Kwa sababu wasipofanya hivi watajipata Mara mingi anafanya makosa makosa inaeza kuu inaezafanya kampuni ama mwajiri aende ya hasara ama wakati mwingine mwajiri atasema yeye mwenyewe agharamikie ma ma hasara ya makosa aliifanya So una unapata mara mingi ana anaenda kupata msharahara kidogo Zaidi kushinda aliyoaliyotarajia So ni vizuri kutafuta mtu anaye uzoefu wa kazi hiyo akufunze na wakati haujui hauna uhakika unachostahiri kufanya ni vizuri tu kuuliza kuuliza uku ukuwe na pakufanyia clarification ujue unachostahili kufanya Wakupee mwelekezo wa vile vitu zinastahili kufanya Niafadhali uchelewe kufanya kazi Lakini uifanye vizuri kuliko kuharakisha uende halafu matokeo yawe matokeo ya mabaya na matokeo yatae kugharimu na kugharimu kampuni ama mwajiri wako baadae kuwa na mtu atakaye kuelekeza, uliza ushauri wakati hujui nini inastahili kufanya na hasa kama inahusu kuu kutumia mashini ama kutumia mashini ama tarakirishi vitu zozote za teknolojia ni vizuri tu kwanza ukuwe ufunzwe be ufunzwe kwanza Upewe instructions, ufunzwe mara moja mbili ujue hizo vitu huwa zinawaka aje, zinafanya aje kazi ndio usikuje usilete hasara Usimess up ukimaliza kufanya hiyo kitu So na pili ni ya mtu Hamnaye akona uzowefu wa kazi hiyo But lakini ameenda kufanya kazi mahala pengine So ningependa kumpee shauri huu Unapoenda kufanya kazi pahala pengine ni vizuri kuheshimu wakubwa wako watu ambao muwepata hapo wakifanya kazi walio juu yako Hata kama unajua kuwa shinda, ukonaa uzoefu kuwashinda Lakini kwa sababu uko chini yake ni vizuri kuwa heshimu na kusikiza wanachokwambia ufanye na unakifanya kwa muda unaofaa na unakifanya wanavyokuambia Najua unaeza kuwa unajua njia ingine mbadala wa kufanya unachuambia ufanya Lakini wanakuambia ufanya njia kutumia njia yao ni vizuri utumia njia yao, ufanya wanachokwambia ufanye na uwaheshimu wafanyi watu unaofanya kazi na wao na utaishi vizuri na mtakuwa na uhusiano mwema.

Mahali nilipozaliwa panaitwa Nakuru, mji uko katika country inaituwa Kenya, nilizaliwa mwaka wa 1995, nilizaliwa kwa hospitali inaitwa Bondeni, maternity, nilikozaliwa. Na nilikulia pahali kijiji kinaitwo free area na wakati huo kijiji hicho akikukuwa kimeendelea vile Atukukuwa na manyumba mingi humo Atukukuwa na vitu kama vile stima Tulikuwa tunatumia taa kuona usiku Tulikuwa tunatumia mafta taa maduka pia ya kuwa mengi vile So nilitulikuwa katika kijiji na kazi watu waliofanya kwa sana ilikuwa ni kazi ya ukulima watu walinima shamba kadhaa na ufugaji pia Kwa sababu kulikuwa na shamba kubwa ambayo ifanyiwi kitu So watu waliofuga ngombe na mbozi walikuwa pia wengi sisi tukiwa watoto kitu tuliofanya kujifurahisha ilikuwa ni kuwinda Kwa tuwatengeneza fair, anaitwo fairs si panda and then tunaenda kuwinda ndegi Wakati wa likizo, wakati tumefunga shule, tunaenda kuwinda ndege na tukifanikiwa, tunakuja nyumbani na tuna ndegi kadhaa na hiyo ziku tutakula nyama na sima na ugari hiyo ndio ilikuwa furaha ya watoto wakati tumefunga shule na watoto katika kijiji chote tukotu na juwana So, tukuwa tunaamuka asubui mapema, tunafanya kazi za nyumbani, tulizoachio na wazazi wetu Kifika masaa, kama masaa ya saa nne, saa tano, tunashikana sisi wote wasichana na wavulana, tunaenda kuwinda Tunaenda, tunawinda, huko katika tunawinda, and then tunarudi jioni na tukiragudi na tuntegi katha Lakini wakati wengine, tukuwa tunenda na tunarudi bila kitu So, huko njailipu kuwa nilisomea shule ya msingi, ya serekari, kina ikuwe naituwa Lion Hill na tulikuwa tumepakana na poli, na game park apo So, tulikuwa na shida moja ya nugu, ya baboon So, nugu walikuwa wanakuja na wanaiba chakula nyumbani Watapakua chakula jikoni, sabutuko tunapika na kuni Tunatumia kuni kupika chakula wateza pakuwa adi sufuria jikoni na wapotee nayo waingie nayo polini wakakulie uko. So nugu walikua shida kubwa sana uko ya eneo tulini liokulia. Shida ingine kubwa itulio pata wakati iyo maeneo hayo ni maji. Wakati wa msimu wa jua kama januari hivi kulikuwa na shida ya maji sana. Watu mgeenda, mgeshikana, mnaenda kutafuta pahali waliposimba kisima bore ilikuwa mbali kiasi yalikuwa natuzia mtungi moja wa maji shilingi tano watu tungeshikana, mnaenda mnashinda mmechota maji mchana mzima ndio muweze kupata maji ya kutumia wiki mzima mtakayokua shuleni maji ya kufua sale za shule maji ilikuwa shida kubwa sana Lakini kulikuwa na upendo, watu tulifraia kukua tulikuwa na upendo, tulikuwa tunapendana, tulikuwa na furaha pia na maeneo hayo yalikuwa maeneo mazuri sana na nafurahia utoto wangu pia.

Sijai kufanya yoga Sijai kufanya mazoezi ya yoga A nimefanya mazoezi ingine kama vile kuenda gym, kuinua chuma, kufanya ma press ups, sit ups, mazoezi kama hayo Sijai kufanya mazoezi ya yoga Ninahisi kwamba mimi si yuko hivo flexible kufanya mazoezi ya yoga Kwa sababu saizi ni na miaka thalethini na siezi fanya kama siezi kufanya 180, siezi panuwa mguu wangu kwa hiyo 180 Siwezi, kuna mambo siwezi fanya Siwezi, yani siwezi, kuna ata, si yuko hivyo flexible Mafupa yangu yameshikana sana na nahisi kwamba saizi ni muda umeyoma sana mimi kuwanza kufanya yoga kujaribu kujifanya niwe flexible Lakini, ninaweza fanya mazoezi mengine Nafanya mazoezi kama vile ya kukimbia mimi upenda sana kukimbia Kila maramingi asubui nikiamuka mapema huwa na kimbia Hata mara ingine upenda pia kutembea nitakuja jioni Baada ya kukuja na gari kutoka kazi Niamue tu kutembea Lakini nifanya tu mazoezi ya kutembea So sababu ya kubwa sana ya kukosa kufanya yoga nadhani ni kuwa hakuna mafunzo mingi ama kukosa kujua yani Meneo ni naishi hakuna rini mafunzo ya yoga Hakuna mtu anayafanya yoga Hakuna mtu anawataarimu kuhusu uzuri na ubaya wa yoga pia So tuko tuivyo So hakuna pahali pa kufanyia yoga Hakuna mwalimu waku tufunza yoga So hata mazoezi pia watu wengi tunakokaa hawafanyi mazoezi Hawafanyi mazoezi kapsa kwa sababu wanashugulika tu na maisha yao Wajapata kufunzwa vizuri umuhimu wa mazoezi Wajapata mtu wakuaelekeza yani watakavyo anza kufanya mazoezi So unapata tu ni mtu moja moja anae jitahidi tu for example wale watu wamepata wamekua na kilo mingi wanataka kupunguza kilo ye ndio ataenda ajiendikishe kwa gym afanye mazoezi mala moja moja Napata mwengini anataka kwa mwanaume, anataka kuwa na six packs, anataka kwa na misuli u Opia ya tenda jandikishe kwa gym lakini sasa watu wengi ni sisi tunafanya mazuezi ili tukue tu na afya njema ile mazoezi tu ya moja moja ya kukua na afya njema ona kama iyo kutembea, mala kadha asubui unaeza kimbia ama unaamuka unafanya push ups, unafanya press ups Unainua tuchuma kidogo kidogo hivi Unatapata tumisuli tudogo Lakini si hati unaweza sema we ni professional ama umeifanya hivo kwa muda So ya, nikiweza pata pahali wanafunzana yoga vizuri Naeza taka kuwanza kujaribu nione kama itakuwa ya manufaa kwangu.

Kitu inayonifanya nicheke na nifurahie sana sana ni kuona filamu za comedy Mimi hupenda sana kuona filamu za comedy, filamu za vichekesho zina They are so funny, wakofunny, wako na jokes mzuri mzuri So unapozitazama na napozisikiza Unasikia vizuri na unacheka sana Pia ninapenda kuona tuvideo video fupi fupi hizi katika kutoka TikTok, Facebook and Instagram, YouTube so nikiona izo video mingi ya hizo video ni video funny ziko na jokes so unapata zina kufurahisha na unapata unacheka ukiwa peke yako so na ni vizuri pia kufurahia kwa sababu unapofurahia madaktali wanasema unajiongezea ya maisha so mara mingi ni kama nikitokea kazi napenda kutafuta filamu ama video za komedi za kuchekesha Inaona na uyu One of the actors mkubwa nayependa katika Hii industry ya filamu za kucheka ni mtu kama vile kama vile Jeff Dunham Anayetumia tuletu puppet Anaongea inasema Venturi Quiz Venturi Quizim kwa lugha ya kizungu napenda kumuona sana sana napenda video za Kevin Hart pia haya anajua ku act very funny Acting yake iko funny sana, inafurahisha pia Ninapenda pia kuona hizi tu video twa kupata mtu off guard Umepata mtu amekaa kwa barabara unajaribu kumfanya tu hivi ikiwa unamfanya tu kitu uone Atakavyo react So hata tu video pili wanafanya vitu wako very funny Uki concentrate na wao Uta cheka sana They are very funny and then unafurahia tu pamoja na wao Pia hii unanifanya nicheke na nitabasamu sana So kitu ingine inayofanya nifurahie ni kukua kushirikiana na watu walionafuraha ukipata watu wamefurahia mnafurahia, mnacheka pamoja mnapeana story mnacheka tu pamoja kama mtu amefurahia but ukipatana na mtu ako na hasira mkianza kuongea pia huwa unapata anakwambukiza hiyo hasira ata haunafuraha yani ni vizuri kukuwa karibu na watu walionafuraha na watu wanakufanya Pia wewe ukue na furaha na pia upate tabasamu hizi ndizo vitu zinazonifanya nicheke.

Ninatazama video mtandaoni sana sana kwenye YouTube Napenda kuona vitu kwenye YouTube na zile YouTube short na hunifurahisha sana na wakati ninataka kusoma kuhusu kitu specific Ninaenda kwenye YouTube naona zile video ndefu za Kitu ninachotaka kusoma ama nataka kujua kuhusu Youtube ni pahali pamoja, pahali ambapo unaeza pata video za kila aina Unaeza pata mafunzo ya kila aina unayotaka Hata ukiwa mwanafunzi, kama uko shule upili, shule chuo kikuu Ama pia unafanya kazi na unataka kujua kitu fulani kuhusu kazi yako Ama mashini fulani katika kazi yako pia Youtube ni pahali unaeza pata hizo video zote na unapata video za kukufurahisha Unapata video za mafunzo Unapata tu videos kama unataka tu unataka tu kupitisha muda Unapata tu pia video tu za kuona za kupitisha muda tule tuvideo shots Pia hizo ni mzuri sana pahali pengini ninapoenda kutazama video ni TikTok TikTok kuna utu tu video tufupi tufupi sana sana sana sana tunakuwanga ni tu video twa dansi na muziki na watu wakikuwa Wakikuwa funny wakifanya tuvitu funny funny Twa kukuchekesha kama sina kitu Kitu maalum nataka kuona kwa video Nataka tu kupitisha muda TikTok ni pahali pazuri sana pa kupitisha muda utakuwa tu unascroll Unascroll unascroll Kabla ujue masaa yamepita na umekuwa umefurahia na umejihisi vizuri So TikTok ni pahali pengine ninapoenda kuona movie Wakati nataka tu kupitisha muda pahali pengine pa kuona move Pia ni Facebook Naendaga Facebook masaa ingine kutaka kuona movie kuona video na hizo video pia Facebook unaweza pata video Zime linganishwa na kitu flani Unatafuta kama unatafuta mahubili Unaeza pata video za mahubili Kwa unatafuta video za unataka Utapata video kulingana na kenye unataka na pia utapata video fupi na utapata video video ndefu na uzuri wa Facebook ni video video mingi zinakuwa zime shirikiana na maneno maelezo yalio ndani ya hiyo video So unaeza pata kwanza kusoma Kabla uwanze kuona video Ama hili uweze kuwa na ufahamu nzuri na pia katika Facebook na TikTok na even YouTube na hata YouTube pia wewe mwenyewe unaweze eka video zako pia hiyo ndio uzuri wa hizo mitandao Unaweze eka video zako pia na watu wengine wakaona Ukafurahisha watu wengine ama ukawafunza kitu fulani umejifunza maishani na pahali pa mwisho ninaenda kuona video ni katika Instagram pia Instagram kuna video mzuri sana video za kufurahisha video za kukufunza na even video za biashara Ukieza taka unataka kununuwa kitu utaenda Instagram upate video mtu anauza vitu flani flani Uwone zikufuraishe na uamuwe kununua pia Izo ni maeneo mazuri sana ya kuona video Ninayoenda mtandaoni kutafuta.

Kila siku inategemea na nitakavyo kunywa maji Kitu ya kwanza inayotegemea ni nitakunywa maji kiasi gani ni hali ya anga Wakati kuna jua sana najipata ni vizuri kunywa maji kwa wingi Kwa sababu kuna joto Unasweat sana So nivizuli napata na kunywa maji kwa wingi Wakati huo Wakati kunasweat sana Wakati kuna jua sana naye wakati wa baridi najipata hata ukunywi maji kama kwa sababu saizo mwili wako pia bado haupotoezi maji mingi kwa sababu hakuna hakuna joto so nakunywa maji kwa uchache sana labda tu wakati ni nakula so ni nakunywa tu maji ya kuteremsha chakula na sisikii si huwa siskii kiu sana so wakati jua na joto inategemea nitakunywa maji kiasi gani kitu ingine naitegemea nitakunywa maji kiasi gani kazi ni nayofanya hio siku kama unafanya kazi ngumu inayo kufanya usweat sana ama inaitaji nguvu mingi Unapata pia unaitaji kukunywa maji kwa wingi ili uweze kalipuka ukarudisha ile maji unaitumia kusweat sana So pia nikikuwa kuna kazi ngumu unapata unafanya kazi kwa unakunywa kazi kwa wingi na pia kama ni kazi unafanya ni kazi tu rahisi huitaji nguvu mingi pia Napata haukunywi maji Sikunywi maji sana Nakunywa tu maji kidogo kidogo Sina isikunywi maji sana So wakati nimekunywa maji sana Napata unakunywa kama lita moja na nusu ama lita mbili kwa siku Iyo ni wakati umekunywa maji sana Labda kulikuwa na jua kali ulikuwa unafanya kazi mzito Umeshinda ukisweat so inafanya unakunywa maji sana. Lakini wakati huu mwingine unaeza pata kikombe moja tu after baada ya kukula chakula, imetosha. Hio wakati hakuna jua na ujafanya kazi. So, lakini wale watu madaktari, wanatuhimiza ati tukunywe maji karibu litambili kwa siku ata kama umefanya kazi na ujafanya kazi. Lakini mimi huwa hunishinda kukunywa maji kwa wingi kama mwili yangu haijaitisha maji Hata nikijaribu kujisintilia, kujiforce nikunywe hio maji na pata siwezi kukunywa maji haina haina hiyo ladha, sina hiyo hamu ya kukunywa maji Lakini wakati mwili inataka maji, niko na hiyo hamu, naitisha maji Napata nimekunywa maji kwa wingi nimekunywa maji kwa wingi sana Kuna tu huo msimu Wakati nitakunywa maji kwa wingi sana na kuna wakati mwingine sita kunywa maji kabisa mwili wangu unadepend vile mwili unataka uKiitisha maji na upea Usipoitisha maji natulia tu ntakunywa tu maji labda nikikula Wakati nataka kuteremsha chakula na staki kunyongwa pia hio ndio wakati ntakunywa maji.

Napenda kula kwa hoteli wakati siyuko nyumbani Napenda chakula za hoteli na zile chakula za chakula tamu tamu tunaziita fast food, zile chakula za fast food kama vile hot dog, burger, pizza, chips hizo ndo chakula ninazo penda wakati siyuko nyumbani Snacks tu za kufurahisha mdomo, za kufanya nisikie vizuri pia najua mara mingi hizo chakula si chakula zenye zikona afya ni chakula tu za kukushibisha na kukufanya usikie utamu lakini hazina manufaa mengi sana kwa mwili sipendi kukula nje nyumbani mara mingi vile so mara mingi napenda kula nyumbani lakini wakati ninaenda tu kama likizo ama inabidi tu ukule nje ya nyumbani Mimi huonelea vizuri kukula vyakula hivyo ambavyo sikuli mara mingi nikiwa nyumbani. Na kama si hoteli napenda kula cha kula cha vijiji vijiji vichorochoro huku. Vijiji zinazopikwa tu kando ya barabara. Kama maindi choma. Alafu unafuneza pata kuna masaa ya jioni jioni Kuna watu hukuja na kuanza kupika kuku. Vipande vipande vya kuku. Wanaziweka kwenye mafuta moto Wanazikausha Pia hivyo zinakuwa vitamu sana So kuna mayai iliyochemshwa pia pika mayai iliyochemshwa na wakuwekee kachumbali pia inakuwanga inakuwa tamu pia na siku hizi pia naona pia waneka tomato na inakuwa chakula kitamu sana Kuna chakula ingine imetoka uku kwa vijiji vijiji inajita smocha Iyo ni chapati, wanaeka sausage, wanaeka kachumbali na wanaeka sauces kama vile tomato na vingine Wanachanganya changanya, enda kuwa chakula inakuwa kitu kitamu sana inauzwa pesa inauzwa kama shillingi sabini kwa smocha moja Mayfair utapata na shiringi tharathini utapata kuku kipange cha kuku utapata kwa shillingi mia moja ni chakula ambazo hazina garama vile na pia zina kufanya usikie vizuri. Shida moja kubwa ya vyakula hivi ni ita haushibi haraka. Ju ni chakula vitamu utapata umekula mingi na bado hujashiba. So unapata unaenda ukitumia hela mingi sana. Kuliko kama ungepika nyumbani, ungekua umetumia hela kidogo. Ukikula huko nje utapata unatumia hela mingi sana kushinda uki ukipika ukiwa nyumbani so mara mingi hata ninapoenda kazini Mimi huonelea ni vizuri kubeba chakula cha lunch kutoka nyumbani napika chakula mingi ya asubuhi na beba chakula ya lunch kutoka nyumbani kuliko kuenda kununua chakula ya nje kwa sababu ni garama na pia haina manufaa mingi ya afya vile Unaonelea tu ni bebe na kama sija beba na wala mingi uona tu ni vizuri ni nunuwe matunda Nikule matunda kama vile mandizi, apple, maembe, machungwa Nikikula tu hizo wakati wa lunch na hisi niko sawa Naeza ngoja hadi nyumbani, nitakapo kuja nyumbani Ndiyo nipike chakula kizuri, nikule na nijiburudishe.

Hospitali ni ya maana sana, kwa sababu inasaidia watu, inapunguza vifo, na inapea watu wanapata kuishi maisha yenye afya. Na pia inapunguza maumivu ya mwili, inakusaidia kupunguza maumivu ya mwili. Ni vizuri sana watu kwenda hospitalini, ata kama we si mgonjwa, kuenda tu kujua hali yako ya afya, kujua unendeleaja. Wakupime tu kwa wakikishe kwamba uko sawa. Najua ugonjwa mingi hazionekani hazina dalili. Hazina dalili wakati ziko kwa mwanzo ya mwanzo mwanzo, staji ya mwanzo mwanzo, haionyeshi dalili. Na wakati itanza konyesha dalili inakuwa imenea sana mwilini na ingini inakuwa hata hiwezi tibika wakati huo. So ni vizuri kuenda hospitali hata kama tu ni mara moja kwa mwaka kutazamwa Kwangu mimi ni sijakuwa mgo sikui mgonjwa vile kwa hivyo siendi hospitali hivyo sana Ninapo gonjeka tu ni vile vitu kidogo kama vile kumwanakichwa na hiyo tunanunua penkila tu hapa kwa chemistry Natumia wakati imeuma sana Ninainda tu kuhospitali mara moja kwa mwaka kuangaliwa macho macho yangu mara mingi huwadhiliwa sana na mwangaza Ninapoenda hospitali naenda kuangaliwa macho kwa sababu ya mwangaza kubadilisha miwani niliyonayo ili nipewe miwani inanguvu kushinda niliyokuwa nayo badae Ninaenda hospitali mara moja kwa mwaka kama sijagonjeka Lakini wakati nimegonjeka nitaenda mara kadhaa kutibiwa na nitarudi tena badae kuhakikisha kwamba inaendelea salama na nikiezamaliza ugonjwa huo ukiisha pia ninarudi tu mara ya mwisho kuhakikisha ugonjwa huo kabisa umeondoka kabisa na umeisha kabisa si kutulia tu wa ubadae utakuja kulipuka Kulipuka Ninehuwa na nikona mwanafunzi nikona mtoto msichana na pia yeye nampeleka hospitali Mara mbili ama mara tatu kwa mwaka Kwa sababu aende tu akangaliwe tu na kangaliwe hali yake ya afya na kangaliwe anavyoendelea utapata ni kikama ni kienda tuwa hospitali naenda mara kadhaa Lakini si kwa sababu yangu ni kwa sababu napeleka watu wengine. Ni naelewa umuhimu hospitali, naelewa umuhimu wa kufuata maagizo ya daktari anayokupa wakati unaenda hospitali, na nelewa pia umuhimu wa afya. Afya njema inakufanya ufanye vitu vizuri na kufanya ufurahie maisha. Na bila afya unapata huwezi utafurahia maisha na mambo hayatawa mazuri vile So ya ni vizuri kuenda hospitali mara kadhaa ili ukajue hali ya afya yako ili.

Napenda muziki sana muziki unatuliza roho Unafanya unafurahia na pia unafanya Unasikia tu vizuri Wakati unatulia Kuna zile muziki za kufanya tu utulie Kuna zile muziki za kufanya usikie kama unataka tuu kusimama na kukatika kujiburudisha mwenyewe So pia mimi napenda muziki sana Napenda kusikiliza muziki sana na aina ya muziki ninayopenda kusikiliza sana ni muziki ya gospel Kwasababu mimi ni mkristiano napenda mfuasi wa yesu na fuata mafundisho wa yesu So maramingi nitapata nikisikiliza miziki inayohusiana sana na dini ya ukristiano na penda kusikiliza muziki ya kuabudu Wakati tu ninatulia, ninaweka muziki ya kuabudu ya kumshukuru mungu kwa uhai, kwa wema wake tu ambao amenifanyia kwa maisha yangu muziki zingine unapata tu miziki ya kusifu Hii ni muziki ambayo unaweka na unataka tu kuamka na kumkatikia huyu mungu Kwa ukuu wake, kwa uzuri wake Kwa mambo aliyo kufanyia kwa maisha yako Unapata tuu unafurahia kusikiliza miziki hiyo lakini mwasaa wengine tu unapata unataka tu kusikiliza muziki ya muziki imetulia muziki kama vile ya mapenzi muziki tu ya kukutuliza roho So siyo mara zote nita kuwa niki sikiliza muziki ya gospel Sometimes mara zingine nita kuwa niki sikiliza muziki tu kama hiyo muziki ya mapenzi, muziki tu imetulia tu, nataka tu kutulia, nataka kutuliza mawazo hivyo nasikiliza tu muziki kama hiyo na waimbaji ninaowapenda sana wanaimba wimbo ninazozipenda sana ni bendi kama vile mavelic city napenda wimbo zao, wimbo zao za kingereza ni wimbo mzuri sana wimbo zikona zikona zikona message mzuri sana message nzito ambayo inakufanya uhisi kwamba unaconnection na wimbo huo Pia ninapenda mwimbaji anajita Don Moen pia Don Moen napenda anavyo piga piano Anapiga piano vizuri sana na mwimbo zake zimetulia wimbo tu zimetulia, zinatuliza tu roho, zinainua tu imaniyako pia Napenda wimbo zake sana mtu mwingine ninayependa wimbo zake ni Chris Tomilin pia hata yeye ni mwimbaji wa wimbo za kingereza na anaimba wimbo za gospel wimbo nzuri sana Napenda wimbo zake pia ninapenda band ya kuimba wimbo ya Elevation Church pia Hata hawa wakona wimbo safi sana Napenda bandi ya Hillsong pia wimbo zao ni wimbo mzuri wimbo zinazo inua imani yako na pia kwa sababu mimi niko Kenya na tunaongea kiswahili pia napenda wimbo za kiswahili wimbo kama za mwimbaji anaitwa Israel Mbonyi wimbo zake ni wimbo mzuri wimbo kama za mwimbaji anaitwa christina Shusho wimbo wanaimba tu wimbo mzuri, wimbo za gospel mzuri sana zinazo tuliza roho, zinazo inua mani yako na zinakufanya tu uhisi kama unakaribia ufalme wa mungu Napenda wimbo hizo.

Ninapenda chakula zenye ladha tamu kama vile sukari, asali, yani na matunda yanae kama vile mandizi na embe yakona ladha tamu na napenda hiyo ladha ya vitu kama hiyo. Hizi ladha tamu huleta huleta furaha na katika, katika mapishi, sukari hutumika pia kusawazisha ladha nyingine kali kama chumvi au ukali wa wa ndimu.Ladha ingine ninayopenda ni ladha ya chumvi chumvi pia ni kiungo muhimu sana kwa mwili wetu, kwa mwili. Na chumvi inaitumika katika chumvi ya meza ya kuweka katika chakula huleta ladha kadhaa huleta ladha yake yenyewe bila uwezo wa kukoleza ladha asili ya viungo vingine Kwa mfano, kiasi kidogo cha chumvi kwenye keki ya chokoleti hufanya ladha ya chokoleti iwe kali na nzuri zaidi huku pia napenda ladha ya chungu Ingawa watu wengi uikwepa. Ladha chungu ni muhimu kwa afya na husaidia kusafisha ulimi. Viungo kadhaa vyenye ladha chungu ni kama majani ya mboga, mchuzi wa kisiri na na baadhi ya dawa. Katika mapishi na ya hali ya juu, chungu hutumika kukata utamu uliopitiliza, ili kukula chakula kiwe na uwiano mzuri. So ninapenda pia ladha ya uchachu ladha ya uchachu ni ile ladha inayopatikana katika vitu kama vile ndimu, siki, yaani vinegar na maziwa gando, mtindi, maziwa ya mtindi. Pia hizo zikona ladha chungu na pia ni muhimu sana kwenye vitu kama vile salad na mchuzi ya nyama ili kupunguza hisia ya mafuta, mengi, kooni. So ladha ingine ninayopenda pia ni ladha ya umami, ile ladha ya nyama yaani, ya nyama huleta hukuwa na ladha yake tu maalum inayofanya utake kukula hiyo chakula na yani uhisi tu vizuri kwenye wakati kuna ladha ya nyama kwenye chakula. So ladha nyingine ninayopenda ni ladha ya mguso So ladha hii upatikana kwa vitu kama vile mafuta ni ladha inafanya vitu zihisi kuwa nyororo na uzito mdomoni. Inatokana na siagi.Mafuta ni mazuri sana kwa mwili huweza kufanya uhisi vizuri na uhisi kuwa tu chakula ni kizuri So ladha hizi, zikiwekwa tu vizuri, zikiwekwa tu kwa kipimo chake vizuri Zichanganywe tu vizuri, zinafanya chakula kiwe chakula kitamu sana Ukipatana na chakula kiko na ladha kadhaa zinafanya chakula ihisi kuwa chakula tamu na chakula inayopendeza.

Mawasiliano ni muhimu sana. Yanafanya hili tuweze tu kuhisi kama tuko kalibu na watu waliombali na sisi, watu tunaowapenda. Na pia utufanya pia tupate ujumbe, yani tupate information yenye hatuwezi pata bila kuwasiliano. Lakini mawasiliano tu ya sauti peke yake, mala mingi huwa ya naweza kukudanganya Kwa sababu unayesikia tu sauti ya mtu na haumuoni yeye mwenyewe anavyo behave hauta jua kwa ukweli kama anakuambia ukweli ama anakuchezea ama hauta jua kwa ukweli Lakini mawasiliano yaliochanganywa na sauti na video na kuona huyo mtu na kumuona anavyo Yani anavyo behave, anavyo fanya mawasiliano hayo yanakuwa yakona uzito fulani ya nafanya uhisi uhisi vizuri tu So mawasiliano ni muhimu sana yakiwa na video na mimi hupenda sana kuwasiliana na watu ambao wako mbali kama inawezekana kutumia video pia Inajua wakati mwingine ni muhimu tu kukulingana na mahali mtu wapo ako hawezi piga video, lazima tu apige tuongee tu naye na sauti bila video na ninaelewa Lakini wakati mwingi kama inawezekana mimi ninaonelea ni vizuri kuongea na video Ndio uweze kuona huyo mtu hata uone anavyo anavyo behave wakati unamuambia kwa ujumbe wako anavyo respond kwa ujumbe wako kama anaupenda, kama hakufurahishwa na hio ujumbe ni vizuri Ukiona sula ya mtu utasema tu Utajua kama anapenda video ya kama anapenda ujumbe wako So wakati tunaongea na watu ni vizuri sana tujumuishe video kama hatuwezi patana moja kwa moja ni vizuri tujumuishe video katika mawasiliano yetu Najua watu wengi wapendelei mambo ya video wanapenda tu kuongea kwa sauti ama kutuma ujumbe mfupi Kuchat na wenzao Lakini ukipatikana Ikiwezekana ni vizuri tu unaongea na video Mnaonana ana kwa ana Mnaonana uso Mnajua mtu anaendelea aje Utajua kama mtu akona hasira kama amefurahia Kwa kumuona tu ni vizuri tujumuishe video katika mawasiliano yetu ya kila siku na watu waliombali na sisi Dio hili tuweze kujuwana vizuri na tuweze kukwelewana pia vizuri wakati tunazungumza.

Ujuzi nayohtaji kuimarisha kwa sasa ni wa kutumia kompyuta. Kuwa hiyo professional katika kutumia kompyuta. Najua najua kutumia kompyuta kidogo naeza fanya vitu kadhaa kwa kompyuta. Najua kutumia kompyuta kushinda watu wengi. Lakini we kuna watu wanajua kutumia kompyuta vizuri sana kunishinda na kwa umbali sana kunishinda. So, najua kuna mambo mingi nahitaji kusoma na kuna mambo mingi nahitaji kujua Ili niseme hata mimi ni ni expert wa kutumia kompyuta na kitu moja enye nahitaji, ili nieze kuimarisha ujuzi wa kutumia kompyuta Ninahitaji kuwa na hela hela za kutosha, nieze kulipa fees ya shule, ndo nianze masomo rasmi na si lazima niende masomo kwa shule nitatu Nataka kufanya hiyo masomo nikiwa online nifanya kutumia mtandao So nifanye nikiwa nyumbani na niweze kusoma niimarishe ujuzi wangu wa kompyuta kutumia kompyuta So nahitaji hizo hela za kulipa pesa shule Nahitaji hela za kununua kompyuta mzuli Nitajifunza nayo na pia nitakuwa nikitumia kusoma Wakati nitakua nikitumia kwa masomo so nahitaji kompyuta mzuri, kompyuta haitaniangusha na wakati natafuta kompyuta, nataka kale kakompyuta ka laptop ambapo hata stima zikipotea bado katakuwa na moto ya kuniwezesha kukatumia kwa mda fu kwa mda kabla stima zirudi so nahitaji haka kakompyuta, nahitaji pia laptop yenye ninaweza beba na niende nayo, ambayo haitakuwa mzigo kwangu So ninataka ka laptop, kanyepesi, kenye nitaweka tu kwa kwa mfuko, kwa bag ni kama ninaenda naenda safari, niende nako safari na pia nikiwa kwa gari, naeza katumia kufanya wa kufanya vitu kadha kabla ya hiyo nini, naeza tumia kufanya vitu kadhaa So hiyo ndio ninataka Nataka hela za kunua kompyuta na za za kulipa masomo So nikifanya hivyo ni nitatafuta mda mda wangu wa kama ni wakati nimetokea kazi Najiwekea mda wa saa mbili ama saa tatu wa kusoma kompyuta tu Ninakaa for kwa hiyo masaa mawili wa matatu Ninasoma vitu kadhaa za kompyuta na ninajifunza Ninafanya mala kwa mala na practice hadi nashika hiyo kenye nimesoma hiyo siku itabidi nijitolee pia Nipunguze vitu ninazofanya kama vile kuona filamu, kuona video after nimetokea kazi Nipunguze hiyo masaa So hiyo masaa natumia kuona video niweke kwa kusoma masaa natumia kuongea na marafiki Nipunguze hiyo masaa niongeze kwa kusoma Ndiyo pia nipate mda mzuli wa kupumzika wa kulala na kesho yake pia naamka nikiwa ninaweza kuenda kuenda kufanya kazi Najua siwezi acha kufanya kazi kwa sababu wakati ninasoma pia nina mahitaji na mahitaji yao yanahitaji pesa So lazima niende nifanye kazi ndiyo niweze kukimu mahitaji yangu Ninapoendelea na masomo ya kusoma kompyuta na kuimarisha ujuzi wangu wa kompyuta.

Ye mimi hupenda mikutano ya kupanga mikakati Hii ni ile mikutano ambayo mnakutana mpange Mpange vitu ambavyo mtafanya Mjue malengo yenye mnataka na muda muda mtakayo pea hiyo malengo ndiyo muweze kuikamilisha So hii mikutano ni mikutano ya ya kioficial mikutano ambayo inataka rili watu ambao wanaufahamu, wanachotaka kufanya na watamali, wanataka muda mgani kukamilisha hayo wanaotaka kuyakamilisha So mikutano hii ni mikutano ambayo hufanyika sana sana wakati wa ofisi na ni mikutano ambayo inatumia, yaani inatumia mpangilio maalumu Si ni mkutano pia unataka mtu akue ajieleze kiofishol jinsi yani kama mtu amesoma mtu anezaeleweka vizuri mikutano ya, mkutano wa pili ambao ni napenda ni mikutano ya kutoa taarifa tu hii ni mkutano inaifanyika kwa kampuni ama kwa shirikisho fulani ambayo mnakutana kama baada ya muda flani kama maramoja kwa mwaka ambao nayo wakuu wa iyo kampuni wanakuja kuwapea taarifa ya vile kampuni inaendelea mambo mapya ambayo wamefanya ama wanapangia kufanya ni mipango ambayo wako nayo na mipango ambayo washa anzisha na wanaenda kufanya hapo pia wataambia mapato ya hiyo kampuni ama ya hiyo shirikisho kwa muda huo Ama na wanategemea kufanya aje wakati huo kipindicho kingine kinachokuja na huu mkutano huwa ni mfupi Inalenga tu kuhakikisha kila mtu yuko kwenye ukurasa moja Pia mkutano huu unaeza fanyika kama asubui na mapema kabla kazi ianze kwa kampuni mnakutana na hiyo mkutano mnapewa mnapewa taarifa ya siku hiyo Kila mtu anajua kenye anastahili kufanya na vile anastahili kufanya kwa hiyo siku So hiyo ni mkutano wa taarifa mkutano ingine ambayo ni napenda ni mkutano ya kutatua matatizo So hii mkutano ile kama kuna watu wawili ama watu Ama kuna tatizo katika kampuni ama kuna watu wawili ambao hawa elewani ama wakona shida So kuna hii mkutano munakutana and then muna amua Mnaanza kupanga mikakati ya kutatua hiyo tatizo kama ni tatizo la kampuni, kama ni tatizo baina ya mawafanyikazi ama marafiki munatoa maoni ya vile mtafanya na vile mnaweza fanya kutatua matatizo hayo na kuna mkutano ingine pia inaitwa mkutano ya kutoa mawazo kama munataka kuanzisha kitu mpya kwa kampuni na hamjui munastahili kuanzisha nini ama munataka kuanza biashara na hamjui ni biashara gani mtaanzisha kwa kizungu inaitwa brainstorming munakutana, muna anza kutoa mawazo Munatowa wazo lake, huyu anatowa wazo lake, mnatumia hizo mawazo, mnashikanisha hadi mpate, mpate wazo moja na mkubaliane kwa wazo moja Mtakaloanza kulifanya huo kwa huo mwaka kama ni kazi kazi mtakayo anza kuanzisha Kuna mkutano ingine inaekuwaga mkutano ya kufanya maamuzi Kwa kizungu tunaita decision making meetings Hii ni mkutano ambayo mnapatana, mnafanya maamuzi, makuu kwa kampuni ama kwa shirikisho kama vile mtatumia pesa, vile nani mta ajiri, maamuzi kama hayo na hizo ndiyo mikutano, ninayopenda, naninayo yafahamu nazo zifahamu vizuri.

Mi ukabiliana na mabadiliko kazini kwa anza kuelewa umuhimu na ubaya wa mabadiliko naelewa ni kwa nini mabadiliko hayo yana lazima yaafanyike na ukielewa ni kwa nini mabadiliko hao lazima yaafanyike na uelewe kama kuna kitu naeza fanya kwa sababu ya mabadiliko hayo kama hakuna, unajipanga tu kufuata mabadiliko hayo Yalivyotengenezwa, yalivyo yatakavyo kua Ninachofanya ya kwanza ni kuanda mabadiliko Naanda list naweka ubaya na uzuli wa mabadiliko yanayoendelea Baada ya kufanya ubaya na uzuli wa mabadiliko hayo, ninaanza kuelewa Naanza kujalibu kufikilia nini mimi nastahili kubadilisha Kwa mfano kama kuna wasimamizi wa kazi, wamenipea kazi wakaniembia sasa shift yangu itabidi ibadilike masa kama nilikuwa naingia saa ambili hadi saa nane ama saa kumi itabidi ningie saa kumi na moja hadi kitu saa nne ya usiku kwa sababu hakuna wafanyi kazi wakutosha Ama sababu ingine enye hawawezi wakaepuka So itabidi mi mwenyewe niende nijipange, nijue, nibadilishe ratiba yangu na nianze kuenda kureporti kazi masa hiyo niliopewa So ni vizuli kuelewa umuhimu na ubaya wa mabadiliko hayo Alafu sasa unaanza kujipanga we mwenyewe vile utakweza kukabidiana na mabadiliko hayo nini unastahili kubadilisha kwa maisha yako ili uweze kuambatana na mabadiliko hayo Malamingi mabadiliko ya kazi uwa ya hayathiri mpangilio wako wa nyumbani mabadiliko wa kazi malamingi yatakua tu nikama unaviofanya kazi kama ulikuwa ukifanya kazi ya kupaki, vitu, unabadilisha kutoka department hiyo Unapelekwa department ingine ama msimamizi wako wenye ilikuwa kukumamilia kazi Anabadilishwa unapewa msimamizi muingine Lakini wakati mwingine kama hiyo ya muda muda unaustahili kuingia kazi na kutoka kazi ina atiri pia mabadiliku na ratiba yako ya nyumbani Wakati utaweza kupata wakati wakufanya kushiriki na familia wakati huo wote Unaangalia ni nini unastahili kubadilisha na watu wote unastahili kuwajulisha kuhusu mabadiliko hayo unawajulisha Ndiyo uweze kufanya kazi kiu lahisi kama kuna kitu unastahili kujua kama kwa mfano kuna mashini mpya imeletwa kazini na unastahili kujua jinsi ya kuitumia Itabidi uwende usome, ujue, upate ufahamu wa Hii teknolojia mpya ambayo imeletwa kazini ujue jinsi ya kufanya kuitumia Utabidi uende upate ujuzi zaidi Ndiyo uweze kuendelea na kazi hiyo ndiyo After baada ya hiyo Unajua kenye unastahili kufanya Then unadeal na mabadiliko yako.

Wakati niko na familia, ninapenda kufanya shuguli vitu mingi mingi tu za kutufanya tujenge urafiki wetu na kutufanya tukue pamoja familia ni vizuri sana na kupata muda kukua na familia yako Tupata muda kuspend time na watu unaopenda Hili uweze kuwajua vizuri na hili pia wao waweze kukujua vizuri na wajue ni nini inaendelea kwa maisha yako Mimi nikiwa na familia yangu Napenda kitu ya kwanza tunapenda kufanya ni kupika Twapenda kupika pamoja kwa sababu mi pia napenda kupika nao wanapenda kula chakula yangu Tukikua na muda huwa ninatafuta kitu wanaotaka kukula na ninawapikia na tunashiriki pamoja Nikona pia na mabinti yangu pia nae anapenda kupika so Kwa hiyo tunapika pamoja Tunatumia huo muda kufanya vitu kadhaa na kutengeneza urafiki wetu wakati huo kama huwa hatupiki tunapenda kwenda pamoja kutembea tu kujionia mazingira Tunatembea pahali kuna miti, msitu, mito, maji Tunapenda tu hiyo walk tu ya outside Tunafurahia nature unafurahia nature na ni vizuri sana inafanya mtu atulie, inafanya moyo wako utulie, akili zako zitulie na pia tunafanya unaweza kuongea, kukonect vizuri na na familia yako pia Kitu ingine tunapenda kufanya ni tunapenda kucheza ukiwa na familia, tuwa kwanza na watoto ni vizuri tuna tuna tunatumia muda huo kucheza pamoja kama tunapenda kucheza mpira Ama tunatafuta tu michezo ingine hivi kama ya truth and dare kama challenge tunaitoa mitandaoni na tunaamua kufanya moja yazo hivi majuzi tulikuwa tunashindana kukula pia na familia yangu na inaleta furaha, inatufurahisha Kuna vichikesho vingi katika matukio hayo na kila mtu anafurahia ku kukua na muda na mwenza na familia mwenzake wenzake pia So kitu ingine, kambayo tunapenda kabisa, kabisa kufanya na familia yangu ni kwenda kanisani pamoja Kila jumapili, mimi na familia yangu tunashikana asubui, tunaenda kanisani, tunasikiza neno la mungu, tunajifunza neno la mungu, tunaabudu, anda tunatoa fu sadaka zetu Then baada ya kanisa, tunaenda, tunaenda tu out, tunaenda, tunajivinjari pahali kama tunaenda kwa mkahawa, tunakula lunch pamoja, tunashiriki mlo tu pamoja inje ya nyumbani Ama tunaenda tu kutembea kama hiyo kuenjoy to walk Ama tunaenda kufanya, kunufanya manunuzi, tunaenda shopping town Kwa sababu ni kuna wasichana kadhaa na wanapenda kufanya shopping So ninaenda tuna nawapeleka shopping Wanananua vitu wanavyotaka Mbatu tukirudi nyumbani ni jioni tu Tunapumzika Tunajitayarisha ili jumapili Juma tatu Wanaoenda shuleni wa amkie shuleni vizuri So hiyo ni kitu ingine tunayopenda kufanya na familia yangu Kila jumapili Kila jumapili tukienda kanisa So kitu kingine tunapenda kufanya na familia Kitu ingine tunapenda kufanya na familia ni ku kutembelea watu wengine kutembelea familia wenze watu wengine wa familia na marafiki pia tunawatembelea tukiwa kama familia tunawafanya wasikie vizuri tunapia hata sisi inatufurahisha.

Nikiwa mtoto tulikuwa na vitu mingi sana tunazotaka kufanya Kulikuwa na michezo mingi sana ambayo tulifanya tukiwa watoto Enzizetu hakukuwa na teknolojia kama hii ya leo ambayo watoto wanatumia muda wao wote kutumia simu, kuona runinga, ama kompyuta vitu kama hizo, hatu kuwa na vitu kama hizo kwetu ilibidi tutuama unataka kucheza, utoke nje, utafute watoto wenzako, muende mkacheze So kenye nilipenda sana kufanya ni kiwa mtoto ya kwanza ni kucheza na wenzangu Kwa tunamuka asubui, unafanya kazi zako za nyumbani uliopewa na wazazi kama si siku ya shule, unafanya kazi za nyumbani iKifika mwendo wa saa nne hivi, umemaliza kila kitu Unaenda unatafuta wenzako, mnaenda mnacheza mpila Unacheza mpila, kabisa tu, lipenda sana kucheza mpila na mpila ilikuwa moja wapo ya michezo, michezo mizuri sana ambayo, kila mtu alifurahia kufanya Mchezo wa pili tuliopenda kufanya ni kuenda kuwinda Tulikaa, tuliishi katika kijiji ambacho kilikuwa na misitu mingi So tulikuwa tunachukua umbwa, tunaenda kuwinda sungura, huko msituni ama tunachukua, tunaitwa fair, kwa kizungu wanaita sling Tunachukua, tunaenda kuwinda ndege pia nazo Ukuwama kutengeneza mitego ya kuwinda ndege Tulifrahia kufanya hivyo pia Kwa sababu ukifanikiwa, upate sungura ama ukujena ndege hiyo jioni utakula nyama Tuna ilikuwa ya kufurahisha sana Ilikuwa ya kufurahisha sana familia yenu mkikula sungura Kwa sababu umetoka kuwinda hiyo ni ya kwanza Yapili, kitu ingine tulifurahi kufanya utotonimwangu ni kucheza na kwetu tukotunaita banyo Kwa kizungu wanaziita marbles Kuna michezo mingi sana tukotunacheza na hizo banyu na ukiwa na mingi, ukishinda yaani tukotunacheza ya kushindana Ukishinda mwenzako, unachukua zake, unakula zake, unachukua zake, ukimshinda, unachukua zake So mwenye alikuwa maarufu sana kucheza hizo marble Halikuwa na marbles mingi sana Sa mtaani mara ingine utampata adi mtu akona na marbles mia na, huyo sasa alikuwa tajiri mtoto tajiri wakijiji Kila mtu angetaka kukuwa na ye kucheza na ye, kupatafta mudu kukuwa na muda na ye Ndio akupee marbles kadhaa Uyo ni pia tulifraia sana kucheza mchezo wa marbles na mchezo mwingine tuliflahia sana kucheza ni mchezo wa hide and seek wa kujificha na kutafuta Hii na yo ilikuwa mzuri sana kwa sababu Unge tafta tu la pahali pako pa kujificha kwenye unajua hakuna mtu mwingine anajua ulipo na unajificha hapo kwa masaa mengi sana Wanashinda wamekutafuta, wanashinda wamekutafuta na waki kukosa, wewe ndio unakuwa mshindi wakikombe Nasa unapata kikombe kusipo patikana So hiyo ndio ulikuwa na ilikuwa mchezo tulikuwa tunafurahia sana kama watoto na tunajienjoy tu tukicheza mchezo wa kutafu, kutafutana So haya, mchezo mwingine tulifurahia sana kucheza tukiwa watoto ulikuwa ni mchezo wa initagu wa kukimbizana Initagu tukua kita chaka Ukikimbiz wa mtu akikuguza, wewe ndio unakuwa sasa wewe unakimbiza wengine Unakimbiza, mtu a kikushika Hata siku shika tu a kikuguza tuivi Hasa wewe ndio unaanza kukimbiza wegine Tuwenye ameguzwa ndio anakimbiza akiguza mwingine huyo mwingine anaanza kukimbiza wegine zake na hikuwa mchezo mzuri sana Tulifurahia na ulifanya pia tufanye mazoezi Tujue kukimbia.

Ninapenda sana muziki wa jadi. Muziki wa jadi ni muziki, ulikuwa muziki mzuri, ni muziki mzuri sana, na kuna manufaa kadhaa, manufaa na uzuri wake unao kadhaa wa miziki ya jadi. Wa kwanza ulikuwa ni utambulisho na mizizi. So unaposikiza miziki ya jadi Ilikuwa inakupea simulio ya uwe nyinyi ni nani ya watu fulani walitoka wapi, wanapenda kufanya nini. So hata wanapoimba hiyo muziki ya jadi wanaimba inawatambulisha kama Kwa mfano kama Kenya, Wamaasai iko vile tu wanaimba miziki yao ya jadi. Wakikuyu wanaimba tu miziki design yao. Ukiona tu hii miziki, utajua hao ni wamasai, hawa ni wakikuyu, kuna tu vile wanaimba, kuna vile wanaruka Kuna tu vile wana perform hizo dansi. So, uzuri wa kwanza wa hizo miziki ya jadi ni utambulisho utambulisho na meizizi inafanya ujue kabila fulani na kikundi fulani wanatoka wapi. Na kuna ingine ni ala za asili miziki za jadi ilikuwa na ala za kutumia, wanatumia ala ala fulani tu za wanazotumia kucheza miziki hiyo. Kama ikikuja kuna ingine inatumia mbao na ngozi, inatengeneza ngoma, inatumika kucheza miziki kama hiyot. Kuna zile za nyuzi na na matunda, unatengeneza kama zeze, inatumika kucheza zeze Kuna zile za pembe, za kupuliza tu hivi. Mianzi na pembe unapuliza inatoa sauti ingine mzuri sana. Tayudi nyororo, inayofanya mnakatika tu vizuri. So ala za miziki zilizotumika kukatika, kucheza, katika hizo muziki za jadi Ilikuwa nzuri sana, zilikuwa mzuri sana. Zinatofautishana, so na pia miziki hiyo ya jadi ilikuwa na na mafunzo na maadili. Wakati mnasikiza miziki hizo zina mafunzo fulani. Naam kuna maadili fulani inajaribu kupitisha kwa kizazi kilichopo Ninajaribu kuwafunza, kwa kuonya, kwa mfano kutokana na ulaguzi wa dawa za kulevya, ubaya wake, madhara yake, kuna tu vitu nyimbo hizo zinawaonya, zinawafunza, vinafunza maadili, vinafunza wasichana jinsi ya kuvaa, wasichana jinsi ya ya kuangamana, ya kutangamana na watu. Ziko tu na hekima flani, zikona mafundisho katikati yake, zikona heshima heshima kubwa na umuhimu sana sana kwa wanafunzi. Inawaambia hizo wimbo zinawaweka motisha watie bidii na wafanye, watie bidii katika masomo yao. Na inawapea mifano ya watu waliotia bidii na wakafaulu katika masomo yao. So kuna pia ingine umuhimu wa wimbo za jadi ni uhusiano na matukio ya maisha. So itakue ikikuambia kuna vitu zinastahili kama kama kwa mfano kuna sherehe inatokea kama krismasi. Kuna wimbo za krismasi kulingana na kundi flani la watu wanaimba wimbo hilo la krismasi. Kuna wimbo zile zingine kama za harusi tukio flani la maisha. Kuna wimbo wanaimba za, kwa tu kwa sababu ya harusi zingine zinaimbwa kwa sababu ya kifo kunapokuwa na huzuni na watu wanahuzunika. Kuna zingine unaimba katika msiba. So hizo ndiyo wimbo za umuhimu wa nyimbo hizo. Hiyo ni moja yazo. Kuna ya mwisho pia kuna umuhimu ni miundo na uwasilia. So hizi muziki zilikuwa hutengamana na umeme zinafuatana tu Yaani kwa kizungu tunaita rhyming. They are rhyming, organically rhyming. So umuhimu wazo ni zinaweza kutangamana.

Nafanya mazoezi ya mwili kama mara kama mbili ama mara tatu kwa wiki. Na mimi hufanya mazoezi haya kwa sababu ninajua yana manufaa manufaa mengi sana katika mwili. Na kulingana na shirika la afya duniani WHO mtu mzima anashauliwa kufanya mazoezi ya wastani kama kutembea haraka kwa kwa angalau dakika mia moja hamsini kwa wiki. Au, mazuezi mazito kama kukimbia kwa dakika sabini na tano kwa wiki. So mazoezi yana umuhimu mwingi sana katika maisha yetu na yanaweza kukuwezesha, yani kukuwezesha kuishi maisha mazuri maisha ambayo hayana magonjwa maisha ambayo yakona yako tu na manufaa na mazuri Kuna unastahili kufanya mazoezi mara tatu hadi tano kwa wiki. Kwa kupunguza uzito unastahili kufanya mara tano ama mara sita kwa wiki. Mara tatu ama mara tano ni kufanya mazoezii kwa sababu tu ya afya yako ya wiki Ukitaka kupunguza uzito, unafanya mara tano au mara sita kwa wiki. Mazoezi ya nguvu, ya kukuongezo uwe na nguvu, unastahili kufanya angalau mara mbili kwa wiki kuimarisha misuli na mifupa yako mazoezi yana umuhimu kadhaa. Na moja wapo ya umuhimu wa mazoezi kwa mwili ni ya kwanza ni afya ya moyo na mishipa ya damu mazoezi huimarisha moyo wako na kukufanya usukume damu kwa ufanisi zaidi. Hii inapunguza hatali ya shinikizo, la juu, la damu na magonjwa ya moyo. So mazoezi yanaweza kukusaidia kupungu kukuwa na afya ya moyo na ya mishipa udhibiti wa joto. So mazoezi husaidia kuchoma karoli na kuongezea kasi ya m'mengenyo wa chakula Metabolism yaani kwa kizu kwa lugha ya kizungu. Hii ni muhimu katika kuzuia kitambi na unene uliopitiliza. Yaani ukiwa mnene sana. Kwa kizungu tunaita obesity. So hiyo inazuia kuwa na kitambi na kuwa mnene sana. So, sasa hiyo inazuia uzito. Kikiwa ninazuia uzito uzuri wa tatu, uzuri wa tatu wa kufanya mazoezi, una afya ya akili na hisia unapoanza mazoezi ubongo hutoa kemikali zinazoitua endorphins na dopamine. Hizi husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kubolesha hali ya furaha na kuzuia kunona Yaani depression. Kuongeza ubora wa usingizi pia. Kwa hivyo mazoezi yana uzuri huo kukusaidia katika afya yako ya akili. Pia mazoezi yanaweza kufanya kuimarisha mifupa na misuli. Unapofanya mazoezi hii mara mbi angalau mara mbili kwa wiki, unapounda misuli kupitia mazoezi, unalinda mifupa yako isivunjike kirahisi na unazuia magonjwa kama ya baridi, ya bisi na ya au ukienda tu kuwa mzee unafanya tu uwe na ile nguvu ya kufanya. So ya mwisho mazoezi huongeza kinga ya mwili mazoezi ya mara kwa mara husaidia seli nyeupe za damu, the white blood cells, yaani askari wa mwili kuzunguka kwa kasi zaidi Jambo linalofanya mwili utambue na upambani na magonjwa haraka.

Kwa usafiri wangu wa kila siku, natumia matatu Hii ni basi ni usafiri wa uma, ni basi inayobeba watu abiria na wanalipa nauli, kuwapeleka kutoka sehemu moja ama kwa hadi sehemu ingine Ninapofanyia kazi, naenda kazi na kurudi nyumbani, si mbali vile na ni kuna umbali wa kitu kilomita tatu ama nne ivi na ingawapo sina gari ya kibinafsi ya kusafiri kuelekea kazini Sa mimi hutumia usafiri wa uma kuelekea kazini kila siku asubuhi na wakati nina muda ama nimetoka kazi mapema ni mara mingi mimi huonelea ni vizuri kutembea Nikuje nitembee nikuje nyumbani Kwa sababu kuna umuhimu mwingi sana wa kutembea Kulinganishwa na kupanda gari kila saa kila siku So ninatembea kilomita hiyo nne kukuja nyumbani na huwa mimi huchukua muda wa dakika dakika kama 15 hadi 20 wakati inaenda na na matatu Lakini wakati natembea nimi huchukua dakika 45 kutembea kutoka kazini hadi nyumbani kama ninatembea kwa miguu Mara mingi mimi huonelea ni vizuri kutembea wakati wa jioni Kwa sababu wakati ya asubuhi najua mara mara nyingine naweza chelewa kazi nikitembea Lakini wakati wa jioni sina haraka ya kukuja nyumbani na nimetokea kazi mapema Nasema tu nitembee nifanye mazoezi ya kwa hiyo dakika 40 na tano nafanya mazoezi nina ni ya nikifika nyumbani nafanya kwa nasikia niko vizuri Nasikia mwili umeachana naenda na naoga Hasa nikikuja kulala nalala usingizi mzuri sana usingizi unaofanya mtu asikie vizuri sana Ukilala kama baada ya kufanya mazoezi ya kila siku Unajua unapofanya mazoezi inakusaidia kwa afya ya moyo Ukifanya mazoezi inafanya damu yaeze kupigia haraka na inafanya moyo wako ukuwe ukue mzuri Pia, unaeza kudhibiti uzito kwa kutembea tu kwa hiyo dakika arubaini na tano kama mara moja, ama mara mbili, ama tatu kwa wiki inakusaidia ku increase metabolism kwa mwili wako, inakusaidia kudhibiti uzito Pia, inaweza kusaidia kwa afya ya akili na hisia, wakati unatembea ubongo unafanya mazoezi, ubongo hutoa kemikali zinazoeza kukusaidia ku kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha hali ya furaha na kuzuia, kusonona, kuongeza ubora wa usingizi pia. Hio ni uzuri mwingine wa kutembea, kulinganishwa na kupanda gari kila siku. So pia unaweza fanya, inaweza kuimarisha mifupa na misuli Wakati unatembea mifupa na misuli ya miguu, inaweza kuimarika pia wakati unatembea kulinganishwa na kukuja na kutembea na gari Lakini wakati hauna muda na wakati muda ni mchache, hauna kunahitaji kukua kazini ama kuwa nyumbani Kwa wakati mfupi ni vizuri tu kuenda na gari na ukitumia gari ili ufike kwa wakati unaostahili.

Ununuzi wa bidhaa, mtandaoni, yaani online shopping, umekuwa sehemu muhimu ya maisha yetu ya kisasa kutokana na urahisi na mapinduzi ya teknolojia. Kwa hivyo mimi hupenda sana kununua vitu mtandaoni kwa sababu nyingi zinazofanya mtu achague kununua vitu mtandaoni badala ya kuenda dukani moja kwa moja. Kuna sababu nyingi sana na hizi sababu zinazofanya nione vizuri kununua vitu mtandaoni kuliko kuenda dukani moja kwa moja ni kuokoa muda Unaponunua vitu mtandaoni Inakufanya Inakuokolea muda ungeopenda kusafiri kutoka nyumbani hadi dukani uende upange foleni za magari uende kununua uende kwa maduka mbalimbali kutafuta kitu kimoja Unaweza nunua chochote ukiwa mtandaoni ukiwa mtandani au kwa ofisi So ya pili ni umuhimu wa pili ni upatikanaji wa kisa wa sasa Kwa dakika kila saa usiku na mchana maduka ya kawaida hufungwa usiku Lakini maduka ya mtandaoni yako wazi wakati wote Unaweza fanya manunuzi saa nane ya usiku bila shida na umuhimu wa tatu ni urahisi wa kulinganisha bei mtandaoni unaruhusiwa kufungua kurasa kumi za maduka tofauti kwa wakati mmoja Ili kuona nani anauza kwa bei rahisi zaidi. Ni ngumu kufanya hivyo kwa maduka ya mtaani Kuna ingine ya Kuna faragha yaani privacy Kuna bidhaa ambazo watu wanapenda kununua Kwa siri kama dawa fulani au nguo za ndani mtandaoni unanunua bila kukutana na mtu anyekujua huyo ni uzuri wa kufanya kununua vitu Kwa nini na mimi hutaka kununua vitu mtandaoni na uzuri tena wa kunua vitu mtandaoni ni Kuna vitu wingi, kuna wingi wa bidhaa mtandaoni Kuna wingi sana wa bidhaa mtandaoni mtandao unakuwa na ulimwengu wote kwa mkono wako Unaweza nunua bidhaa kutoka nchi nyingine ambazo hazipatikani katika soko la ndani ya nchi yako hiyo pia hiyo ni kuna bidhaa mingi sana Kuna pia mapitio ya wateja, yaani customer reviews moja kwa moja ya uzuri wa kununua vitu mtandaoni ni Unaweza soma mapitio ya wateja, the customer reviews na uone hiyo kitu, hiyo bidhaa unataka kununua kama ni bora ama iko na uzuri, ama ni bidhaa fake kulingana na watu walionunua na wanavyosema kuihusu So ingine uzuri mwingine ni offer na punguzo la bei Wakati vitu mingi za mtandaoni ziko na discount zina offer na zimepunguziwa bei na gharama za uendeshaji Hasa ukikuja ukitaka kununua kitu mtandaoni utapata mara mingi iko bei ya yake ni ya chini kulinganishwa na bei ya duka na ya mwisho ni urahisi wa kutuma zawadi Ukinunua vitu mtandaoni si lazima uchukue hiyo zawadi tena upeleke kwa mtu mwingine Unainunua tu alafu unamwekea huyo mtu apelekewe hicho kitu ulicho mnunulia.

Mchezo ambao ninapenda kutazama na watu wengi zaidi duniani wanapenda kutazama pia ni mpira wa miguu yaani football ama soccer. Inakadiriwa kuwa na mashabiki zaidi ya bilioni tatu kote duniani. Na mimi ni mmoja wa mashabiki hao kwa kutazama hiyo mchezo. So kuna watu wengi wanapenda pia kutazama mchezo kama vile basketball, huo mchezo wa kikapu, mashindano ya magari na pia, ipia hayo yana wafuasi wengi pia Kwa nini huwa na? Kwa nini mnapenda kucheza kutazama mchezo wa mpila wa miguu ni urahisi wa kuelewa kanuni za mpila wa miguu ni rahisi sana Hata mtoto mdogo anaweza kuelewa kuwa lengo ni kuingiza mpira kwenye nyavu ina ulahisi wa kuelewa Pia ikona gharama nafuu ili kucheza na kutazama mpira wa miguu wowote Inaitaji tuu kuwa na mpira ama kuwa na runinga So kutazama mchezo huo hauna gharama mingi vile kama vile kutazama mchezo wa safari rari, wa mashindano wa magari watu wengi husafiri Husafiri kwa gharama kubwa sana kuenda kutazama mchezo huo Lakini mchezo wa mpira, tunaonea tu kwa runinga na tunaipika pia kuonea huko Kuna pia msisimko wa dakika za mwisho katika mchezo huo Inakuwaga matokeo yanaweza kubadilika ndani ya sekunde chache Titu ukianza kuona timu ndogo inaweza kuifunga timu kubwa na hali Hii ya kuto tabirika kufanya nikue macho kwenye sikrini Nikingoja tu muda uishe wa mchezo huo Mchezo huo pia ukona hisia za ushirika So wakati unatazama mchezo huo unahisi kama kwamba wewe ni mmoja wao wa watu wanaocheza wewe ni mmoja wa wachezaji wanaocheza mchezo huo kwenye runinga Unahisi kama ile sense of belonging uko mambo yao So ingine pia kuna uburudani na kuepuka msongo wa mawazo Unapotazama mpila, unatoka tu kwa sababu ya changamoto na maisha ya kila siku inaweza kukupea stress, yaani inaeza kupea changamoto na kutazama mchezo kwa dakika ya saa moja na nusu au saa mbili kunampa mtu nafasi ya kusahau matatizo yake na kuzama kwenye ulimwengu mwingine wa ushindani na furaha uzuli mwengine tu pia ni uzalendo na fahari katika mashindano ya kimataifa kama kombe la dunia au michezo ya olimpiki Uno mchezo huwa na njia ya kuonyesha uzalendo mtu mimi kama mwenyewe ninashabikia timu yangu ikiwa inacheza katika kombe la dunia na inaonyesha uzalendo ninaposhabikia timu yangu So kuna pia uzuli wengine kwa nini nashabikia mpira wa mguu ni kustaajabu uwezo wa binadamu So binadamu wanaocheza mchezo huo wanazo skills zingine unazoona unashangaa waliweza aje kufanya hivyo Lakini pia ninawafanya ustaajabu Unaona kama mchezaji kama Leonin, Messi Cristiano, Ronaldo wana ujuzi mwengine wa hali ya juu Unapowatazama, unaona kustaajabu kwa uwezo wa binadamu.

Licha ya kuwepo kwa teknolojia za kisasa kama YouTube, Spotify na mitandao ya kijamii redio pia inaendelea kuwa chombo cha habari kinachopendwa na mamilioni ya watu nikiwa mmoja wao Kuna sababu za kisaikolojia kijamii na kiufundi kinachofanya redio kuwa na nguvu za kipekee So sababu hizi zinazofanya pia mimi nipende kusikiza redio na bado hata kama kuna teknolojia nyingi mzuri ni ulafiki na ushirikiano No, redio inajulikana kama chombo cha habari cha karibu zaidi tafauti na tv, kusikiliza redio kuna hisia kuwa na kuzungumza na mtu moja kwa moja sauti ya mtangazaji huleta faraja hasa kwa watu wanaokaa peke yao Madeleva wa masafari marefu su watu wanaofanya kazi nyumbani Mtangazaji anakuwa kama rafiki ambaye yuko nae chumbani au garini So, abari umuhimu wa pili reason ya pili kwa nini mimi napenda kusikiza redio ni urahisi wa kufanya mambo mengine Yaani ile multitasking Naweza sikiza redio nikifanya mambo mengine huu ndio uzuli mkuu ya redio Haitaji macho yako kama vile YouTube na Spotify zinaitaji utazame Redio inaitaji tu masikio Unaweza sikiliza redio ukiwa unaendesha gali Unaweza sikiliza ukiwa unapika, unafanya usafi au ukiwa la kazini Redio inakupa habari na burudani bila kukuiza kuendelea na majukumu yako mengine tafauti na video au vitabu ambavyo vinaitaji umakini wa macho sababu ya tatu ni bure na inapatikana popote Redio haitaji bando la internet kama YouTube na vitu vingine za kiteknolojia wala gharama kila mwezi za kulipia inafanya kazi hata maneno ya vijijini ambayo hakuna internet ya kisasa inatumia mishati ndogo Jambo ambalo ni muhimu wakati wa tharula au wakati wa umeme habari ya sababu ya ine ni habari za papo kwa papo na mahali ulipo Redio ni chombo cha haraka Zaidi kutoa taarifa za dharura kama vile foleni za barabarani, mabadiliko ya hali ya hewa au habari za kustukia za Pia redio za mikowani usaga Ungusa maisha ya watu wa eneo husika kuliko vituo vya tv vya kitaifa Pia kuna ugunduzi wa muziki na burudani Ingawa naweza chagua muziki kwenye simu, wakati mwingine bado napenda kushtukizwa, kusikiliza tu redio na kupa fursa ya kusikia nyimbo mpya ambazo sizifahamu au kusikiliza mchanganyiko wa muziki ambao haukujipa sikuwa nime, ninataka kuona tu nachanganya muziki.

Kwa kuwa leo ni jumanne siku ambayo mara nyingi watu wanakua katikati ya majukumu mazito ya wiki wazo nzuri kwa siku ya leo ni kanuni ya dakika tano Yaani inaitwa kwa kizungu tunaita the five minutes rule Hii ni wazo rahisi lakini lenye nguvu sana la kusaidia waongeza tija na kupumzisha msongo wa mawazo. So leo, so leo tunaanza, wazo la leo, ikiwa inachukua nchi ya dakika tano, kwa inachukua chini ya dakika tano, ifanye sasa hivi. So hiyo ni wazo la leo. Ikiwa kuna kitu na inachukua chini ya dakika tano, ifanye sasa hivi. Mara nyingi akili zetu hukosa si kwa sababu ya kazi kubwa tunayofanya. Bali kwa sababu ya rundo la mambo madogo madogo tulioyahairisha. So jinsi ya kutumia mfumo huu wa leo, okay jinsi ya kutumia mfumo huu Unaezafanya barua pepe au meseji kama kuna mesej unajua kujibu ni sekunde chache Iijibu sasa hivi Badala ya kuyaacha ionekane kama haijafanya jibiwa So kama kuna usafi na wa mazingira unaeza fanya leo Osha vyombo vichache vilivyopo sinkini au panga meza yako ya kazi inachukua dakika mbili tu lakini inakupa utulivu wa akili kama kuna simu muhimu uko nayo, piga iyo ile simu fupi ya kutoa taarifa ambayo umekua ukiahirisha tangu asubuhi Haipigi tu peana mataarifa hiyo Kwanini wazo hili ni nzuri? Kwanini wazo hili ni nzuri siku ya leo? Inakataa uvivu Ukichukua iyo dakika tano tu kufanya kitu yote Inakataa uvivu, yani ile procrastination sehemu muhimu ya kazi yoyote ni kuanza kujiamini kufanya jambo la dakika tano Unajikuta unapata nguvu ya kuendelea na mambo makubwa zaidi sa umuhimu ingine ni inapunguza kelele za akili Kila jambo ndogo unalolimaliza ni mzigo mmoja Unapumzisha kichwa ni mwako Inaleta ushindi mdogo kukamilisha kazi nyingi ndogo ndogo kuna hisia ya ushindi Yaani ile sense of achievement Jambo ambalo linaongezea furaha yako kwa siku nzima So changamoto ya leo ni chagua mambo matatu ambayo umekua ukiyahairisha tangu umekua ukiyahairisha na uyafanya ndani ya dakika kumi na tano zijazo Unaona jinsi utakavyo jisikia mwepesi siri ya kupigia hatua ni kuanza Ukianza sili ya kupigia hatua ni kuanza kama unakitu unaitaji kuanza unaitaji kufanya ianze kufanya sasa hivi Usipuze hadi siku za usoni Ukipuza hauta ifanya Kuna kitu ingini taikuja tenaupuuze upuuze ukifika siku kama siku ingini unapata ukona vitu mingi ndogo ndogo uliostahili kuzikamilisha na bado hujazikamilisha So ujitume leo Changamoto la leo ni na lawazo leo nzuli la leo ni fanya vitu vyote fanya vitu kama tatu unazoweza kuzifanya chini ya dakika tano.

Najua ni chanzo muhimu cha vitamin D, lakini ikizidi, saa nyakati za mchana kuanzia saa nne a subuhi hadi saa kumi jioni, inaweza kusababisha madhara makubwa kwa afya ya binadamu. Kuna madhara ambayo yanawezo sababishwa na juakali na kuna njia ya kujikinga na juakali, miale ya juakali madhara ya juakali ni inafanya upungufu wa maji mwilini Unapokuwa na juakali, unafanya juakali husababisha mwili kutoa jasho kwa wingi ili kupoza joto Usipo kunywa maji ya kutosha, mwili unakauka Jambo linalo sababishwa maumivu ya kichwa, kizunguzungu au uchovu uliopitiza madhara ya pili ya juakali ni ku kukuungua kwa ngozi, yani sunburns miale ya UV light, ultraviolet light, uharibu seli ya ngozi ngozi huwa nyekundu, huwasha na wakati mwingine kutoa malenge lenge ya kuchubuka Umadhara ya tatu ya miyale ya jua ni ki kiharusi sa joto, yaani inaitwa heat stroke Hali hii hutokea, wakati joto la mwili linapanda kupita kiasi, zaidi ya nyuzi joto za 40 degrees, na mwili unashindwa kujipoza. Hu ni utharula wa kinga Unaoweza kusababisha kupoteza fahamu au kifo Mathara ingine ya jua ni mathara ya macho kuangalia jua kali moja kwa moja au mwanga mkali unao Unaweza kuharibu retina na kuongeza hatari za kupata, hatari moto wajicho, mtoto wajicho hatari adhara ingine ni kueleka kwa ngozi mapema juakali huharibu tissue za collagen kwenye ngozi Jambo linalosababisha ngozi kulegea, kupata makunyanzi na madoa meusi mapema kuliko umriwako Uyo ni madhara mengine ya miale ya jua So jinsi ya kujikinga na juakali Tunajikinga na juakali kwa kunywa majimengi Ukikunywa usisubili mpaka uhisi kiu kunywa maji mara kwa mara ili ukuweka mwili wako na unyevu wakutosha. Kwa vaa mavazi sahihi, vaa nguo za rangi nyeupe kam nguo za rangi nyepesi kama nyeupe ambazo haziombi joto sana. Vaa nguo zinazofunika mikono na miguu lakini zenye kitambaa che upe. Kama pamba, cotton, ili kuruhusu hewa kupita tumia vifaa vya kinga kama vile kofia, unavaa kofia pana inayoweza kufunika uso masikio na shingo na ma mwavuli, unaweza beba mwavuli pia tumia mwavuli, unapotembea juani ili kutengeneza kivuli chako mwenyewe So pia miwani ya jua, unaeza vaa sunglasses vaa miwani zenye uwezo wakuzuia miyale ya UV ili kulinda macho yako Iyo ni jinsi ya wewe unaweza kujizuia kutokana na juakali Unaeza pia tumia mafuta ya kinga ama tafuta kivuli ukae kwenye kivuli pia na ya.

Katika ulimuengu wa sasa, vyombo vya habali vimeongezeka sana kutokana na maendeleo ya teknolojia. Watu hupata habali kupitia njia mbili kuu njia ya asilia, yari the traditional way, ama njia ya kidigitali. Iyo njia ya kidigitali. Na kuna njia zenyewe naeza pokea habali, hizo njia mbili. Njia ya kwanza ni mtandao wa kijami Napokea habari kupitia mtandao wakijami Hii ndicho chanzo cha haraka zaidi kwa sasa Asa kwa vijana kama sisi kuna vile mtandao kama X zamani ilikuwa inaitwa Twitter Utumika sana kwa habari za hapo hapo Yani breaking news na mijadara ya kisiyasa Kuna vile kama Instagram na TikTok Mimi upata habali kupitia video fupi na picha Kuna vile mtandao kama vile WhatsApp Utumika sana kusambaza habali ndani ya makundi, ya familia ya, ya marafiki au kazini Ingawa hapa tahathari inaitajika thidi ya habari za uongo haya kuna mtandao njia ingine ya kupata habari ninautumia kupokea habari ni televisheni Licha ya kuepo kwa internet, televisheni bado ni chanzo kuu cha habari zinazo aminika Mimi hutazama tarifa za habari za jioni ili kupata uchambuzi wa kina wa matukio ya siku vituo vya habari vya saa 24 kama vile CNN, BBC au vituo vya ndani kama ITV na Azman TV utoa habari mfululizo Napokea pia habari kutumia ridio kama redio ni chanzo muhimu sana kwa watu walioko, barabarani, kama madeleva watu wa vijijini na wafanya biyashara wadogo wadogo ni chanzo rasmi cha garama na cha garama nafuu Pia mimi hupata habari kupitia tovuti na blogs za habari Magazeti mengi makubwa sasa yana tovuti ambazo utoa habari kile siku Badala ya kusubili gazeti la kesho Mimi husoma habari kwenye tovuti hizo hizi kupitia simu yangu pia na kunaeza pata habari kupitia podcast na video za YouTube Hii ni chanzo kipia kinachokuwa kwa kasi kama hile podcast, watu husikiliza wakiwa njiani au kazini Hili kupata uchambuzi wakina na wamuda fulani kama uchumi, teknolojia au afya Kuna pia hile YouTube, watu hutazama mahojiano na uchambuzi kutoka kwa wadadisi Wahabari huru au vituo rasmi So, pia naeza pata habari kupitia mazungumzo ya ana kwa ana Yani word of mouth Neeza tumia mtu kuongea nayo Hii njii ni njiya ya zamani zaidi Lakini bado inatupa habari ya kuaminika watu hupata habari sokoni Vijiweni kwenye usafiri wa uma au maeneo ya ibada kupitia maongezi na wengine So changamoto Changamotos habari za uongo Yani the fake news Kunazo fake news unazo pata Unapoongea kwa ana kwa ana Ama pia unapongea na mtu unapata kunazo zile fake news Kwa sababu sasa hivi kila mtu anaweza kuchapisha habari mtandaoni Kumekua na changamoto kubwa ya habari za uongo.

Ingawa watu wengi huona hesabu kuwa somo ngumu mimi nalipenda na naona uzuri na mantiki ya kipekee ndani yaki hesabu sio tu kuhusu namba na kanuni ni lugha ya ulimwengu Kuna sababu ya mimi kupenda hisabati ni majibu ya wakika Yani ile tunayohita precision and certainty tofauti na masomo kama fasihi au historia ambapo jibu linaweza kutegemea maoni ya watu katika hesabu kuna jibu la kweli au uongo uzuri wake inampa mtu hisia ya ushindi na uhakika Ukipata jibu sahihi kama hakuna mjadala ni ukweli usiopingika na uzuri wa pili wa hisabati ni hujenga uwezo wa kufikiria Yaani kwa kizungu tunaita problem solving skills hesabu ni mazoezi ya viungo kwa ajili ya ubongo inafundisha jinsi ya kuvunja tatizo kubwa na gumu kwa sehemu ndogo ndogo zinazoweza kutatuliwa uzuri wake uwezo huu unamsaidia mtu katika maisha ya kawaida Kwanzia kupanga, bajeti, hadi kufanya maamuzi magumu ya biashara kwa kutumia mantiki badala ya hisia tu uzuri mwingine ni lugha ya ulimwengo, yaani is a universal language hesabu haina mipaka ya nchi wala lugha Ukienda mbili, ukiongeza mbili ni nne ni ukweli nchini Tanzania, Marekani, hata mwezini uzuri wake ni unawaunganisha watu wa tamaduni tofauti Wanasayansi na wahadisi duniani kwote wanaweza kuelewa kupitia mlinganyo Yaani equation Hata kama hawazungumzi lugha moja inapatikana kila mahali Say math is in everything Hivyo ndo tunasema kwa kizungu Ninapenda hesabu hesabu naona namba katika kila kitu Kinachonizunguka Ukienda kwa kama kwa mziki muundo na noti ni sehemu ya migawanyiko ya kihesabu sanaa na yaani na nature maua, makombora ya konokono na hata mapigo ya moyo yana mifumo ya kihesabu pia teknolojia kama simu ninayoitumia michezo ya video na internet zote zimejengwa juu ya kanuni za hesabu uzuri mungine ni inachochea ubunifu Ukipenda hesabu unachochea ubunifu ingawa inaonekana kama kanuni kavu hesabu inahitaji ubunifu mkubwa ili kupata njia mpya na rasisi ya za kutafuta matatizo Kuna njia nyingi za kufika kwenye jibu lile lile na hapo ndipo sanaa ya hesabu ilipo Kuna fursa za kazi na maendeleo watu wanapenda hesabu, wana milango mingi wazi katika ulimwengu wa sasa science na data, uadishi, uchumi na hata akili bandia Yaani AI zinategemea hesabu kupenda hesabu ni kuwa na ufunzo wa kazi baadae.

Sipendi shirika langu kwa sababu ya mshahara pekee, mbali kwa sababu ya mazingila, na dhamana, na dhamani wanayopata, ninayopata hapo. Shilika ninalopenda la wafanyikazi, wafanyikazi mala nyingi huwa na sifa, zinazoguza hisia, taaluma na maisha yangu ya kibinafsi. Kuna mambo kadha ninayofanya nipende shirika ya shirika langu ni utamaduni wako kushirikiana. Hii ni jambo la kwanza ambalo mimi hu hutaja Mimi hutaja kwa kwa kupenda shilika langu Kuna upendo na heshima mazingira ambayo kila mmoja anaheshimu anaheshimiwa bila kujali cheo chake kazi ya timu pale ambapo wafanyikazi wanasaidiana badala ya kushindana kwa chuki hisia ya kuwa familia, hufanya kazi iwe rahisi na yenye furaha ingine sababu ya pili ni full size kukua kitaaluma Yaani growth and development Nikikama mfanyikazi hupenda shirika ambalo linaweza linaweze linawezekeza ndani yao ndani ya wafanyikazi, uwepo wa kuwepo kwa semina, kozi fupi na miongozo inayomsaidia mfanyikazi kuwa bora zaidi kesho kuliko walivyo leo. Kupandishwa cheo, shirika linalotambua juhudi na kutoa nafasi za kupanda ngazi ndani ya kampuni kupewa kupendwa ndani sana kwa sababu linatoa matumaini ya badaae uzuri wa tatu ni uongozi bora na shirikishi Mimi hu huwacha kazi mara nyingi huwacha viongozi wabaya. Hivyo, watu hupenda shirika lao likiwa viongozi ni wasikivu, viongozi wanaopokea maoni na kusikiza changamoto za wafanyi kazi. Wenye dira, yani viongozi wanaojua shirika linaendelea zinaenda wapi na wanawapa wafanyakazi motisha ya kufika huko laini ni uiano wakazi na maisha binafsi, work-life balance Wakati ulimwengu wa sasa, watu hupenda shirika linalotambua kuwa mfanyakazi anamaisha nje ya ofisi muda wapumziko kuruhusu likizo na kutopiga simu za kazi nyakati za usiku au wikendi urahisi yani flexibility uwezo wa kufanya kazi kutokea nyumbani mara chache au kuwa na masaa ya kazi yanayoweza kubadilika kulingana na dharura za kifamilia ya nne ya tano ni kutambuliwa na kuthaminiwa Yani recognition Hakuna kitu kinachotia moyo kama kutambuliwa Asante kwa kazi nzuri watu hupenda shirika ambalo linasherekea mafanikio madogo na makubwa iwe nikupitia tuzo ya wafanyikazi wa mwezi au pongezi rahisi kwenye mkutano wa asubuhi na ya sita na ya mwisho ni baadhi ya huduma zinatoka zinatoa suruhu yani purpose watu hupenda wafanyikazi wenye shirika ambalo lina mchango Zinamchango chanya katika jamii Kwa mfano mfanyikazi wa shirika linalotengeneza dawa ya.

Chumba changu cha kulala ni mahala inapopendeza zaidi duniani ni chumba cha ukubwa wa wastani, si kubwa sana wala si ndogo kupitiza Jambo linalokifanya kiwe na hali ya joto na utulivu Kuta za chumba changu kimepakwa rangi wa blue hafifu, yaani light blue Nilichagua langi hii kwa sababu inanipea amani ya moyo na kunisaidia kulala haraka ninapokuwa na mawazo mingi katikati ya chumba kuna kitanda changu cha mbao Kinachoniridhisha zaidi kuhusu kitanda hiki ni gondolo lake laini na shuka za pamba ambazo hunifanya nijihisi kama niko juu ya mawingu Kila usiku, kitanda hiki hunikaribisha kwa upendo na kunipa mapumziko ya kutosha. Ninapofungua dirisha yangu, dirisha langu, ninaweza kuona bustani nzuli ya maua ya nje na mlima kwa umbali. Asubuhi, mwanga wa jua huingia chumbani na kuniamsha kwa upole. Huku nikiwa naona ndege wakiruka juu ya mti. Lakini kitu kinachokipenda zaidi chumbani ni kiti changu kidogo cha kusomea kilichoko pembeni ya dirisha. Hapo ndipo ninapokaa kusoma vitabu vyangu au kufikilia mipango yangu ya baadaye huku nikifurahia hewa safi inayotoka nje. Ninapenda sana kukaa kwenye kitanda hicho, kukaa kwenye chumba changu kwa sababu ya hewa inayonipa na kujihisi niko nyumbani. Nyumba hii inanifanya nihisi kama kwamba hakuna pahala pengine ningeeza taka kuwa ila nyumbani kwangu. Mimi hukuja nyumbani kila siku jioni baada ya kazi na ninapoingia nyumbani nasikia nikiwa katika hewa tulivu, nikiwa nimefika nyumbani nakaribishwa na chumba changu maridari kinachofanya njihisi niko nyumbani kabisa. Nina chumba changu hii cha kulala mimi hulala peke yangu Sina mtu ninayolala nae wakati nataka muda wa kutulia na kujihisi tu nimetulia Mimi huenda chumbani na kujibwaga tu kitandani na kufikiria Nilivyosema kuta za chumba changu Zimepambwa rangi ya light blue Nilichagua rangi hii kwa sababu inanipa amani ya moyo na kunisaidia kulala haraka ninapokuwa na mawazo mengi Napenda rangi ya light blue hiyo ndiyo rangi nipendayo kabisa katikati ya nyumba changu kuna kitanda changu cha mbao Kinachoniridhisha zaidi kuhusu kitanda hiki ni godolo lake laini na shuka za pamba ambazo hunifanya nijihisi kama niko juu ya mawingu Kila usiku, kitanda hiki hunikaribisha Kwa upendo na kunipa mapumziko ya kutosha kutokana na kazi nilizofanya mchana kutwa Nikifika kwa kitanda, ninawacha shida zangu zote na ninatulia kabisa Ninapofungua dirisha langu, ninaweza kuona bustani nzuli, la maua na mlima kwa umbali asubuhi mwanga wa jua huingia chumbani na kuniamsha kwa upole Huku nikiwa naona ndege wakiruka juu ya mti Lakini kitu ninachokipenda zaidi ka chumbani ni kiti changu kidogo ki cha kusomea kilicho.

Furaha nyumbani ujithihilisha kupitia matendo mbalimbali yanayo lenga umoja, utulivu, na burudani Hapa kuna mambo ambayo watu hufanya wanapokuwa na furaha katika mazingira ya nyumbani ya kwanza ni kufurahia milumbe na mipishi Mimi hupenda kufurahia chakula kwa ni chanzo kikubwa cha furaha nyumbani. Watu hujivinjari kwa kuandaa mlo wenye ladha mbali mbali, hutumia mchanganyiko wa ladha kama tamu, chumvi na umami ili kutengeneza chakula kilicho ridhisha. Tena mi hukula pamoja na watu nawapenda kushiriki mlo wajioni na wapendao jambo ambalo husaidia kuimarisha uhusiano ya familia. Kujaribu mapishi mapya hutumia viungo kama ndimu kwa uchachu au pilipili kwa washa ili kuleta msisimuko kwenye chakula. Ya pili kitu wa nacho kipenda kukifanya wakati kuna furaha nyumbani ni buludani na mapumziko Wakati wa furaha, mimi sisi hutumia muda wetu kwa shuguli zinazostarehesha akili kusikiliza muziki wengi hufurahia muziki wa jadi kwa sababu ya sauti za asili za ala kama ngoma na marimba zinazoleta utulivu wa akili na amani kusikiliza radio hutumia rekodi kama rafiki wakaribu wanapopika au kufanya usafi wakifurahia muziki na hadithi zinazo chochea taswila akilini kutazama michezo, mashabiki wa mipira wa miguu au kikapu hujumuika sebuleni kushangilia timu zao Jambo linalo wapa msisimuko na furaha ya ushindi ya tatu ni kutumia muda wa ubora, yani quality time nyumbani ni pahali pa kuungana na kujali afya mazungumzo ya kijamii, watu hufurahia kuwasiliana hadithi za siku na kufanya shuguli za pamoja kama michezo ya watoto au hobbiz Mazowea ya mwili, watu wengine ufurahia kujali afya zao kwa kufanya mazoezi kama yoga au kunyosha viungo ili kutoa homoni za furaha. Kujipumzisha chumbani watu ufurahia utulivu wa vyumba vyao vya kulala wakisoma vitabu au kupumzika kwenye vitanda vinavyo lithisha ili kujiandaa kwa siku ifuatayo Kurahishisha maisha furaha nyumbani pia hutokana na kuondoa kero ndogo ndogo kufanya maamuzi mtandaoni, watu ufurahia kununua vitu mtandaoni wakiwa nyumbani ili kuondoa muda, kuokoa muda na kuepuka msongamano wa madukani kutumia kanuni za dakika tano watu hufanya kazi ndogo ndogo kama usafi wa haraka ili kueka mazingla ya nyumbani yakiwa safi yenye utulivu wa akili So hizo ni mambo ambazo mtu wanaweza fulahia akiwa nyumbani kwa wakati kuna furaha.

Ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuonganisha furaha na ya kijamii utulivu wa binafsi na shukurani. Hivi ndivyo ninavyo fanya siku hiyo iwe ya kipekee. Ya kwanza kwanza siku kwa utulivu Ninapoamka asubuhi naanza kwa kutafakari au maombi ili kuweka nia njema ya mwaka wangu mpya na kutoa shukrani kwa zawadi ya uhai. Baada ya hapo nafanya mazoezi mepesi ya mwili ili kuamsha mwili na kuachilia omoni za furaha zitakazonifanya njihisi vizuri siku nzima ya pili, siku ya kuzaliwa ni siku ya kufurahia ladha ninayoipenda. Mapishi maalum. Ninapenda kuanda au kuagiza mlo wenye ladha tamu na umami kama sehemu ya sherehe yangu Mara mingi hutumia ununuaji wa vitu mtandaoni kujizawadi kitu ambacho nimekuwa nikikitamani kwa muda mrefu. Nikifurahia urahisi wakufanya hivyo ni kiwa nyumbani muziki ni sehemu kubwa ya sherehe yangu Ninapenda kusikiza muziki wa jadi kwenye ala za asili kama ngoma, kwani unanipa hisia ya utambulisho na amani ya roho Hua nasikiliza radio ili kusikia nyimbo mchanganyiko na labda kupokea salamu za heri kutoka kwa marafiki kupitia vipindi vya kijamii. Siku yangu haikamiliki bila watu. Ninawalika marafiki na familia nyumbani kwa ajiri ya mazungumzo na vicheko. Tukisheherekea umoja na upendo unao tufanya tuwe na furaha nyumbani Ikiwa kuna mchezo wa mpira wa mguu, siku hiyo mimi na marafiki zangu hutazama pamoja ili kupata ule msisimuko wa dakika za mwisho na hisia za ushirika. Baada ya sherehe, ninarudi kwenye chumba changu. Cha kulala ambacho kimepakwa rangi ya blue hafifu kwa ajili ya utulivu. Ninatumia muda wangu kutafakari mafanikio ya mwaka uliopita na kupanga malengo ya mwaka mpya. Nikiwa nimepumzike kwenye kitanda changu, kinachonirithisha sana. So siku hiyo inakua siku ya kipekee mwaka mzima. Ni siku ni nayo keti chini na kufikiria na kuandika vitu ninavyotaka kutimiza mwaka mpya na mabadiliko pia ningeyotaka kuyafanya mwaka huu Ninaandika vitu ambazo zimefanya kazi kwangu mwaka uliopita na vitu ambazo ningependa kurekebisha mwaka uliopita. Ninaandika malengo yangu mapya na naandika nitakavyo timiliza malengo hao. Moja ya malengo ninayo chukua muda kuandika na kutafakari ni matumizi yangu ya pesa na pesa nilizojiwekea pesa nilizo jiwekea, nikiona nitakapofika na ninahitaji pesa ngapi kufikisha malengo yangu mwaka huo Kitu kingine ninachofanya ni elimu yangu. Kila mwaka ninaandika vitabu ni vilivyo soma na vitabu ningependa kuvisoma mwaka ujao,

Ninapokuja swala la keki, mimi ni mpenzi mkubwa wa ladha zinazo balansi vizuri kati ya utamu na mguso wa asali. Lakini keki ninayoipenda zaidi kuliko zote ni keki ya chokleti nzito, yaani dark chocolate cake. Sababu zinazonifanya niipende keki hii ni nyingi na inahusiana zinahusisha hisia zangu zote za ladha. Kwanza kabisa mimi huvutiwa sana na ladha ya umami na utajiri wa ladha uliopo kwenye chokleti ya asali. Ninapokula keki hii nafurahia ule mchanganyiko wa uchungu kidogo wa kakao na utamu wa sukari. Jambo ambalo huleta uladhi mkubwa mdomoni Kwangu mimi, ladha chungu ya kakao inasaidia kukata utamu uliopitiza. Hivyo kufanya kila tonge liwe na uwiano mzuri na usichoche Pia napenda keki ambayo ina texture au mguso wa unyoro na uzito keki ya chokoleti mara nyingi hutumia siago au mafuta ambayo huleta hisia ya utajiri na uzito mdomoni Jambo linalofanya nijihisi nimeshiba na kutosheka baada ya kula kipande kidogo tu. Vile vile mimi ni mtu ninaeamini katika nguvu ya taswira na hisia. Rangi ya kahawa iliokoza ya keki ya chokoleti hunikumbusha mazingira ya utulivu na amani. Sawa na jinsi ninavyojisikia nikiwa kwenye chumba changu cha kulala kwenye rangi ya blue hafifu iliotuliza akili ni ni keki ambayo naweza kufurahia nikiwa nyumbani nikisikiliza radio au muziki wa jadi kwenye miundo inayofuata mapigo ya moyo na kuleta amani. Hata ninapofanya maamuzi mtandaoni mara nyingi mimi hutafuta keki hii kwa sababu naweza kusoma mapitio ya wateja wengi ili kuhakikisha napata keki yenye ubora na ladha halisi ya nyama. Ninavyoitafuta. Kwa ufupi, keki ya chokoleti nzito ndiyo chaguo langu namba moja Kwa sababu, inatosheleza hamu yangu ya ladha inayonipa utulivu wa akili na inaendana kabisa na mitindo na mtindo wangu wa maisha wa kudhamini vitu vyenye ubora na asili na pia ninaweza kama nikikosa keki ya chokoleti, ninaweza kula keki ya vanila pia. Naipenda lakini si kama ninavyopenda keki ya chokoleti. Keki ya vanila pia ina rangi nyeupe, inayonipendeza pia na harufu harufu nzuri inayovutia wakati mtu unaikula. Na pia keki ya vanila haina sukari nyingi sana ukilinganisha na keki ya chokoleti. Pia uzito wake ni mzuri na si mwepesi vile. Pia iko na uzito fulani wa mafuta na inavutia tu ku, unapoikula keki ya vanila, lakini kwa Lakini maamuzi yangu ya kwanza ni keki ya chokoleti nzito. Hiyo ndiyo naipenda kabisa.

Linapokuja suala la kufanya manunuzi Mimi ni mu muumini mkubwa wa mabadiliko ya kiteknolojia Hivyo napenda sana kununua vitu mtandaoni Yani online shopping upendo wangu wa kuf wa kwa mfumo huu unatokana na sababu nyingi za msingi ambazo zimerahisisha maisha yangu na kunifanya nione ununuzi wa kawaida kuwa wa kizamani na wenye kuchosha Kwanza kabisa mimi ni mtu anaedhamini sana muda wangu Ununuzi wa mtandaoni unaniokoa unaniokoa muda mwingi kwani sihitaji kusafiri kukaa kwenye foleni za magali au kuzunguka maduka mbalimbali kutafuta kitu kimoja. Na weza nunua chochote ni ninachokihitaji nikiwa nimepumzika chumbani kwangu au nikiwa ofisini. Vile vile mfumo huu unapatikana unanipa upatikanaji wa saa 24 kwa wiki Jambu linalo ni ruhusu kufanya manunuzi hata saa 4 ya usiku nikiwa nimejiskia kufanya hivyo bila kuwa kuwaza kama duka ilimefungwa au la sababu nyingine muhimu ni urahisi wa kulinganisha bei, mtandaoni. Na weza kufungua kurasa nyingi za maduka tafauti kwa wakati mmoja ilikuona nani anauza bidhaa kwa bei rahisi zaidi. Jambo ambalo ni ngumu sana kulifanya kwa maduka ya mtaani Hii inaen inaenda inaendana na uzuli wa kupata wingi wa bidhaa Yani variety of items mtandaoni nina ulimwengu wote kiganjani mwangu na naweza kununua hata bidhaa kutoka nchini inchi nyingine ambazo hazipatika ni sokoni mwetu Pia napenda sana kusoma ma pitio ya wateja Yani customers reviews Kabla sijafanya manunuzi ya kutoa pesa za pesa yangu Hii inanisaidia kujua ubora wabidhaa na kuniepusha na kununua vitu feki Uzuli mwingine ni faragani Farag ya ni privacy Nina yopata ninaweza kununua bidhaa yoyote kwa siri bila kukutana na watu wanaonijua ambao labda wangeanza kuniuliza maswali Mwisho maramingi mimi hupata offer ya punguzo labei mtandaoni ambazo hukosekana kwenye maduka ya kawaida Pia napenda urahisi wa kutuma zawadi moja kwa moja kwa ndugu au marafiki wanaoishi mbali nami. Kwa ujumla, ununuzi wa mtandaoni unanipa uhuru na nguvu ya kufanya maamuzi sahihi bila ku bila shinikizo bila la muuzaji jambo ambalo lina nifanya nione ununuzi huu kuwa bora na wenye tij tija zaidi kwangu. Pia nina ninapendekeza ununuzi wa vitu mtandaoni kwa marafiki zangu na kwa ma mafamilia pia Kwa sababu unaponunua vitu mtandaoni unaraisisha mambo na unafanya maisha yako kuwa mepesi.